Ndiyo, mimi napenda kucheza ngoma. Kucheza ngoma kuna umuhimu mkubwa katika maisha ya mtu binafsi na jamii ujumla. Baadhi ni, inasaidia kuimarisha afya na mwili. Kucheza ngoma ni aina ya mazoezi. Husaidia kuimarisha misuli, kuboresha msunguko wa damu na kupunguza hatari ya magonjwa kama Unene kupitia kiasi na shinikizo la damu Pili inasaidia kupunguza msongo wa mawazo Ngoma husaidia kuondoa mawazo na huzuni kwa sababu humfanya mtu ajisikie mwenye furaha nafuu Muziki ni muundo wa mwili kutuliza akili Tatu hukuza vipaji. Kucheza ngoma humsaidia mtu kugundua na kukuza kipaji chake cha sanaa Hivyo anaweza kujitambua na kujiamini zaidi. Nne kuimarisha mshikamano wa jamii Ngoma huwakutanisha watu pamoja katika sherehe, tamaduni na matukio mbali mbali. Hivyo huongeza umoja na ushirikiano. Tano huhifadhi utamaduni. Ngoma za asili ni njia muhimu ya kuridhisha mila na desturi za jamii kutoka kizazi moja hadi kingine. Kwa ujumla kucheza ngoma si burudani tu, bali ni njia ya kuboresha afya, kukuza vipaji na kuimarisha mahusiano katika jamii.

Pakia ni neno linalomaanisha tendo la kuweka au kuhamisha kitu kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa lengo la kukitumia au kukihifadhi mahali panapofaa zaidi katika muktadha wa teknolojia pakia hutumika kueleza kitendo cha kupeleka taarifa kama picha video au maandishi kutoka kwenye kifaa cha mtu kwenda kwenye mtandao au mfumo mwingine ili zihifadhiwe au zitumike na wengine maana hii inaonyesha kuwa pakia si tendo la kawaida tu. Bali ni mchakato unaohusisha maandalizi, uamuzi na matumizi ya nyenzo za kiteknolojia. Kwa matumizi ya jumla pakia hutumika sana katika nyanja za elimu biashara na mawasiliano. Ampapo watu hupakia kazi za shule nyaraka za kikazi katika kumbukumbu za maisha yao binafsi. Kupitia tendo la kupakia jamii imepata njia rahisi ya kushirikisha taarifa na haraka na kwa upana zaidi. Umuhimu wake unaonekana katika kurahisisha mawaziliano kuongeza ufanisi wa kazi na kuimarisha uhifadhi wa taarifa za muhimu katika maisha ya kila siku. Pakia imekuwa sehemu ya kawaida ya tabia za watu. Wanaotumia simu na kompyuta kwani karibu kila kitu. Shughuli za kidijitali huhusisha kupakia taarifa fulani. Kwa mtazamo mpana pakia imeleta athari kubwa katika jamii, kiuchumi na kielimu. Kijamii imeimarisha mwingiliano wa watu kwa njia ya mtandao ya kijamii ambapo watu hupakia mawazo, picha na video zao na hivyo hujenga mitandao ya urafiki na ushirikiano. Kiuchumi, pakia imechangia kukuza biashara za mtandaoni kwani wafanyabiashara hupakia bidhaa zao ili wafikie wateja wengi zaidi. Kielimu pakia imewezesha wanafunzi na waalimu kushirikishana maudhui ya masomo kwa urahisi kupitia majukwaa ya kidijitali jambo ambalo limeongeza fursa ya kujifunza hata kwa wale walioko mbali na vituo vya elimu. Katika maisha yangu binafsi, neno pakia limekuwa sehemu muhimu ya shughuli zangu za kila siku. Mimi hupakia kazi zangu za masomo mara kwa mara kwenye majukwaa ya mtandaoni ili kuwasilisha kwa elimu na pia kuhifadhi kumbukumbu zangu kwa usalama. Zaidi ya hapo hupakia picha na maandishi yanayoakisi mawazo na matukio muhimu ya maisha yangu. Jambo linalofanya nijione kuwa sehemu ya dunia pana ya kidijitali. Kupitia tendo hili nimejifunza kupanga taarifa zangu kwa umakini, kuchagua ninapopaswa kushirikisha na ninachopaswa kuhifadhi binafsi. Pia nimegundua kuwa kila ninapopakia taarifa nafanya uamuzi unaoathiri taswira yangu mbele ya wengine na hivyo hunilazimu kuwajibika kwa kile ninachoweka hadharani. Kutokana na uzoevu huu nimepata mafunzo mengi yanayonisaidia katika ukuaji wangu wa kiakili na kimaadili. Nimejifunza kuwa pakia si swala la kubofya kitufe tu bali ni tendo linalohitaji busara nidhamu na uangalifu changamoto kubwa niliyokutana nayo ni tayari ya kupakia taarifa bila kufikiri madhara yake jambo linaloweza kusababisha majuto au matatizo ya faragha.

Lengo ni neno linalo maanisha kusudi au dhamira ambayo mtu ujiweke ili kuiekelea kwa juhudi na mipango maalumu Mana yake ya msingi inahusisha muelekeo wa fikra na vitendo vinavyoongozwa na matarajia ya kufikia hali fulani iliyo bora zaidi Lengo humsaidia mtu kutambua anapotaka kufika na kumuwezesha kupanga hatua za kufuata ili kufanikisha anacho kusudia. Kwa mtasamo wa jumla, lengo ni kama dira inayomulekeza mtu katika safari ya maisha yake. Kwa matumizi ya kawaida, lengo hujitokeza katika maeneo mengi kama elimu, kazi na maisha ya kijana ambapo watu ujiwekea malengo ya kusoma kwa bidii kupata ajira au kuboresha mahusiano yao muhimu wa lengo unaonekana katika uwezo wake na kumpa mtu msukumo wa kufanya kazi kwa bidii na kwa nidhamu. Lengo linapo husishwa na maisha ya kila siku. Lina mfanya mtu awe na mueleke unaotambulika badala ya kuishi bila mpango au matarajio. Katika jamii, lengo uimarisha uwajibikaji kwa kuwa watu wanapokuwa na malengo ujitahidi kuchangia maendeleo ya familia na taifa kwa ujumla. Kwa athari ya hapana, lengo lina nafasi kubwa katika maendeleo ya kijamii, kichumi na kielimu. Kijami ujenga watu wenye maono na dira hivyo kupunguza hali ya kukata tamaa na kupoteza muelekeo wa maisha. Kichumi huongeza uzalishaji kwa kuwa watu wenye malengo hufanya kazi kwa bidii ili kuboresha hali zao na kuchangia pato la taifa. Kielimu lengo huwahamasisha wanafunzi kusoma kwa bidii kwa sababu wanajuaa wanachokitaka na wanapo taka kupifa. Kwanzia hii, lengo linakua chombo muhimu chakunganisha, chufudi, pinafsi na maendeleo ya pamoja ya jambu. Katika maisha yangu binafsi, lengo limekua msingi wa maamuzi yangu mengi ya kila siku. Mimi huwanza siku yangu nikiwa na mawazo ya nini minataka kufanikisha. Hata kama ni jambo doga, kama kukalimilisha kazi ya masomo, au kujifunza ujunzi mpya kuweka lengo hunifanya nijitathimimi, na kujiuliza kama ninachofanya kina endana na muelekeo ninautaka maisha yangu yalijaa mifano ambapo nilipo kosa lengo nilijhisi kama ninazunguka bila muelekeo. Lakini nilipo nilipojiwekea malengo nilianza kuona mabadiliko katika nidhamu yangu na mtazamo wa maisha. Lengo unifanya nichague kwa makini marafiki. Ninao washirikisha ndoto zangu na shughuli. Ninazotumia muda wangu kwa sababu. Najuwa kila uamuzi unamchango katika safari yangu ya kufikia ninachotamani Kupitia uzoefu, nimejifunza kuwa lengo si jambu rahisi bali ni mchakato unaohitaji subira na kujituma. Changamoto kubwa ni wakati ambapo lengo linaonekana kuwa mbali au mazingira yanapo kuwa magumu kiasi. Cha kunifanya nitilie shaka uwezo wangu. Hata hivyo changamoto hizo zimenifundisha umuhimu wa kuendele kusonga mbele hata pale mafanikia yanapochelewa. Hisia za kukata tamaa zimekua sehemu ya safari ya yangu. Lakini pia zimekua chanzo cha kunifanya nijitathmini na kurekebisha mbinu zangu. Faida kubwa nilioipata ni kuongezeka kwa kujiamini na kuamini kuwa juhudi zangu zinamaana kwa sababu zinaelekezwa na lengo lililo wazi kwa upande mwingine. Nimegundua kuwa lengo lisipokuwa a sahihi linawesa kunifanya njichoshe na nipoteze furaha ya maisha.

Wali ni chakula kinachopatikana kwa kupika mchele kwa maji hadi kuiva na kuwa tayari kuliwa maana yake ya msingi inaonyesha kuwa ni zao la nafaka denalo pitia mchakato wa kuchemshwa hili kutoa chakula laini kinachofaa kwa binadamu wali hujulikana kama chakula raisi kuandaliwa lakini chenye uwezo mkubwa wa kumpa mtu nguvu na kusiibisha kwa muda mrefu katika tamaduni yetu, wali uonekana kama ishara ya chakula kamili kwa kuwa huwesa kuliwa peke yake au pamoja na vyakula vingine. Kwa matumizi ya jumla, wali utumika katika familia, shule, mikahawa na sherehe mbali mbali, kama chakula cha kawaida na pia cha heshima. Umuhimu wake unaunekana katika uwezo wake wakua toshelesha watu wengi kwa gharama nafuu na kwa urahisi wa kuandali. Katika maisha ya kila siku wali uwakilisha chakula cha mchana au cha jioni kwa watu wengi kwa ivo kuwa sehemu ya ratiba ya nishe ya jami. Kwa upande wa jami wali uchangia katika usalama wa chakula, kwa kuwa ni zao linaloweza kuhifadhiwa kwa muda na kupatikana katika msimu mingi ya mwaka. Kwa athari panawali, unamchango mkumo kijami, kiuchumi na kitamadumi. Kijami uleta watu pamoja wakati wa milo ya pamoja ambapo familia ukutana mezani na kubadilisha na mawazo. Huku wakishiriki chakula kimoja, mawazo kiuchumi usalishaji, wa mpunga na biashara ya wali, uachiri, watu wengi kuanzia wakulima wasafirishaji, hadi wausaji, na hivo uchangia kipato cha familia na maendeleo ya taifa. Kitamaduni wali hutumika katika sherehe na matukio muhimu kama arusi na mikusanyiko ya jamii amba jambo linaloonyesha kuwa si chakula tu bali pia ni alama ya ukarimu na mshikamano. Kielimu wali uweza kutumika kama mfano wa kujifunza kuhusu kilimo lishe na uchumi wa nyumbani kwa kuwa ni zao linalogusa maisha ya watu wengi kwa njia moja kwa moja. Katika maisha yangu binafsi, wali una nafasi wa pekee katika ratipa yangu ya chakula. Mimi hupenda wali kwa sababu unipa nguvu ya kupenda ya kufanya kasi zangu za kila siku pila kuchoka haraka. Mara nyingi nikiamka asubui na kupanga shuguli zangu nahakikisha kuwa kuna wali uliobaki au nina mpango wa kupika ili niweze kupata chakula cha mchana chenye kushimisha. Wali ujitokesa katika maamusi yangu ya uninusi sokoni kwa sababu uangaliwa kama chakula cha msingi kinachopaswa kuwapo nyumbani. Kwangu kila ninapopika wali najifunza uvumilifu kwa kusubiri uive vizuri na pia nidamu ya kupima kiasi cha maji na mchele hili nipate matokeo katika maisha yangu ya kila siku. Wali umekua kama rafiki wa karibu kwa kuwa unesaidia kupanga matumisi kifedha na pia kunifanya mjali afya yangu kwa kuchanganya na mboka na vyakula vingine venye virutukisho. Kupitia usoezi huu nimejifunwa kuwa wali si chakula cha kawaida tu bali ni somo la maisha linalo nifundisha mpango na uwachi pe kaji.

Kompyuta ni kifaa cha ki-elektroniki, kinachokutumika kupokea, kuhifadhi, kuchakata na kutoa maarifa kulingana na maagizo yaliyopangwa. Maana yake ya msingi inaonyesha kuwa ni chombo la kisasa, kinachorahisisha kazi ya kiakili na kimwili kwa kutumia programu mbalimbali. Kompyuta huweza kushughulikia maandishi, picha, sauti na takwimu kwa haraka na kwa usahihi mkubwa kuliko uwezo wa binadamu pekee. Kwa mtazamo wa jumla, kompyuta ni nyenzo muhimu inayounganisha maarifa, teknolojia na matumizi ya kila siku katika jamii ya kisasa. Kwa matumizi ya kawaida, kompyuta hutumika katika elimu, ofisi biashara na hata nyumbani kwa shughuli za mawasiliano na burudani. Umuhimu wake unaonekana katika kuharakisha kasi, kuongeza ufanisi na kupunguza makosa ya kibinadamu. Katika maisha ya kila siku, kompyuta huwezesha watu kuandika barua, kuandika ripoti, kufanya utafiti na kuwasiliana na watu walioko mbali kwa upande wa kijamii. Kompyuta imekuwa kiungo muhimu cha maendeleo kwa kuwa huongeza upatikanaji wa taarifa na kusaidia katika kupanga na kutekeleza miradi mbalimbali ya kijamii na kiuchumi. Kwa hatari pana kompyuta imeleta mabadiliko, makubwa, kijamii, kiuchumi, kitamaduni na kielimu. Kijamii imeimarishwa, mawasiliano kwa njia mtandao ya kijamii na barua pepe, jambo linalofanya dunia ionekane ndogo na ilio karibu. Kiuchumi, imeongeza fursa za ajira katika sekta za teknolojia na pia biashara za mtandaoni. Huku ikirahisisha uendeshaji wa shughuli za kifedha. Kitamaduni, kompyuta imesaidia kuifadhi na kusambaza tamaduni kupitia maandishi, picha na video kwa hadira pana. Kielimu imeleta mapinduzi kwa kuwezesha, ukijifunza kwa njia ya mtandao, maktaba za kidijitali na programu za kufundisha. Zinazowasaidia wanafunzi kuelewa masomo kwa urahisi zaidi. Katika maisha yangu binafsi, kompyuta imekuwa mshirika muhimu katika safari yangu ya kielimu na ya kibinafsi. Mimu huitumia kuandaa kazi za masomo, kufanya utafiti na kuhifadhi kumbukumbu zangu za kielimu na kijamii kila ninapokaa mbele ya kompyuta. Nahisi kama ninafungua mlango wa dunia pana na maarifa, kwa sababu ninaweza kusoma makala, kuangalia mafunzo na kuwasiliana na watu wenye uzoefu tofauti. Kompyuta imeathiri maamuzi yangu ya kila siku kwa kunifanya nipange muda wangu kwa ufanisi zaidi, kwani ninajua ninaweza kukamilisha kazi yangu mingi. Ndani ya muda mfupi. Nikitumia kompyuta nimejifunga nidhamu ya kuhifadhi taarifa zangu kwa usalama, kuchagua vyanzo sahihi vya habari na kuepuka matumizi yasiyo na tija kwa njia ya Kwa njia hii, kompyuta imekuwa sehemu ya tabia zangu ya kujifunza mambo mingi sana. Kompyuta pia imekuwa ikinisaidia katika kuendeleza vitu mingi, kufuatilia habari mtandaoni na kunisaidia katika kujielekeza. Kompyuta haitakuwa tu kifaa mezani mwangu, bali itakuwa sehemu ya fikra zangu. Tabia sangu na mwelekeo wa maisha yangu katika sasa na katika siku sijazo.

Hapana ni neno fupi lenye nguvu kubwa, linalo tumika kukanusha kukatana kuhonyesha kutokumbali kwa maneno au matendo fulani. Kwa maana nyingine, hapana niishara ya kutoafikiana na pendekezo, wasi au ombi, na mara nyingi utumika kuhunyesha mbaka ya kipinasu au ya kijani. Neno hili linanguvu ya kimsingi katika mawasiliani. Kwani linaweza kupadilisha hali kuunda uyana wa heshima au kudumisha wachipikaji wa mtu punasindani ya jani. Hivo basi, hapana si maneno tu ya kawaida. Bali ni chombo cha kudumu, cha kudipiku, usiano na masingida enaye kusunguka. Kutokana na maisha ya kila siku, hapana limetumika kwa njia mbali mbali. Kutoka kwa maamusi madogo madogo ya kila siku hadi kwa maamusi makubwa wa kiakili au kifamilia Kwa mfano tunapotaka kuwepuka hatari tunapinga tabia sisi sofa au tunapo jitahidi kulinda muda na rasimali zetu tunasema hapana Manenu haya usaidia kudumisha ni dhambo pinafsi na jami kwa ujumba Haitha, hapana ni msingu wa heshimi. Kwani pila uwezo wakusema hapana, mtu uwezi kudumisha mpaka yake. Naifo kukoza hughuru wa kufanya maamuse sahihi. Katika usiano wakizamini, neno hili nasaidia kuunda huyiano kati ya hiari ya mtu pinafsi na maitazi ya kikundi. Jambo denalo salisha amani na usawo. Hadhari sa hapana sinagusa nyanja nyingi saamahisha. Kijamii kusema hapana kuna suiya ukanda nisaji unyanyasaji na mfumo ision ya hake. Na husaidia kuimarisha heshima na husawa. Kiyuchumi tinaweza kundinda rasilimali sa mtu binafsi au safamilia. Kwani kudipiti matumisi au kutoa hesabu sahihi kuna itaji kusema hapana wakati mwigine. Kitamaduni, neno hili linachochia heshima na destuli. Sina zolinda maadili na maadili ya jami. Kwa kuwa watu wanajua mpaka inayo egesho, kupitia sahimi, kupitia kusema hapana. Kielimuli na saidia katika mafunzo ya maadili. Maamuzi ya busara na kuendeleza tabia za kujia mimi. Kwa hifo, hapana si itu nena ya kupinga. Pale ni sana yenyefainda kubwa katika maenileo ya mtu na jamii kwa ujumla. Kwa upanda wangu binafsa, neno hapana limekua sahemu ya maisha yangu kila siku. Mimi hukundua tamani yake ni kikapiliana na shinikiso la marafiki au familie. Au wakati napaswa kueka vipaombele yangu, kutokana na usoefu wangu, washule na kijamii. Kujua kusema hapana kuna nisaidia kudumisha mwunda wangu kwa mambo muhimu, kuepuka matatiso ya sio ya lazima na kuchagua mamuse sahiri. Wakati mwingine, kusema hapana kuna leta usuni au kutokubaliani, Lakini nimejifunza kuwa nisehemu ya kuwachi na uachipikazi wakipinafsi. Neno hili linanifanya niwe makini saidi katika kila chaguo inachofani. Na linanitia moyo kushikidia madili yangu hata pale inapokuwa rahisi kufuata wengine. Kutafakari juu ya nguvu ya neno hapana kuminifunza mambo mengi. Kwanza nimejifunza kuwa kusema hapana si kutojale, pali ni kujale kwa njia sahihini. Kujua mipaka na kudamani za muda, mgufu na heshima sabi nasa. Changamoto kubwa huwa ni hofu ya kwa kasirisha wengine au kupoteza usiani. Lakini kwa kuchitahidi kweleza kwa heshima, nimeona matokeo chani. Heshima huwazi na amani katika mawasiliani. Isia zinazo chitokesa wakati nasema apana ni changamoto na utulivu. Pamoja mara nyingine kuna msisimiko wakuhifadhi na mara nyingine kuna hofu wakupinga wengine.

Changamoto ni kiilelezo cha hali au jambo linalo hitaji chiti hada za siada uchasiri au uwezo malimu kushugulikia na au kushinda mifikuwaso vipi ngamizi au hali ngumu nayo jitokesa katika maisha ya kila siku au katika kuhundi za kufanikisha malingo changamoto sii tu matatizo bali pia ni fursa ya kujifunza, kukua kiakili na kihisia na kutipitisha uwezo wa mtu binafsi au wa jamii Neno ljnalo beba maana ya kupima mpaka ya uwezo, kuunda hudapiti na kuamusha hali ya kusonga mbili. Katika maisha ya kila siku, changamoto zinajitokesa kwa njia nyingi, shuleni kazini katika familia au ata kwenye mamuse madogo madogo ya kila siku. Kwa mfano, kubaliana na kasi ngumu, kusoma masomu magumu au kudumisha uhusiano msuri kuna itahiji jitihada, za kudumu na ujasiri. Changamoto hutoa mwongezo wa ukuwachi. Kwani mtu anapo kapiliana nazo, utipitisha uwezo wake wa kufikiria kupanga na kutekeleza maamuzi. Haidha, changamoto ujenga nidhamu na ustadi wa kutatua matatizo. Jambo ambalo linafanya mtu awe tayari kushughulikia hali ngumu sijazo. Kwa hivo, changamoto ni sehemu na isioweza kukika ya maisha na nikeleleso cha ukuwachi, wa kiakili, kihisia na kijami. Hadhari za changamoto kwa maisha nifana na zinawaza kubu. Kijami kukubaliana na changamoto kunasaidia kuunda jamii yenye utabiti wa moja na inayo shirikiana katika kufanikisha malengo ya pamoja kiuchumi changamoto hujenga ufumbusi na upunifu kwani watu udifunza njia mpya ya kupunguza gharama kuongeza ticha na kupata suluhisho la tatizo fulani tamaduni changamoto uchochea kudumisha maadili, desturi na heshima. Kwani watu ujifunza kushirikia na kueshimiana na kudhamini juhudi za wengine. Kielimu, changamoto utoa nafasi ya kudifunza kwa kina. Kuendeleza ujuzi wa fikra na kuimarisha madili ya ustadi wa utatusi wa matatiso. Hivo basi, changamoto si tatizo tu mbali ni chombo cha maendeleo, endeleo. Kwa upande mingine, changamoto zimekua sehemu za maisha yangu kila siku. Mimi upata changamoto katika shule kazi na hata katika uhusiano na familia na marafiki. Kila changamoto ninayo kabiliana nayo unitia shikilia nguvu na kujitegemea kufikiri kwa makili na kufanya maamuzi sahihi. Mara nyingi changamoto huleta hofu, wasiwasi au kuchangamikio, lakini pia utoa msukumo wa ndani ya wa kutoachwa nyumu. Kwa mfano, wakati nikiwa na mradi mgumu wa kasi au shumi, changamoto unitia hali kusomu. Kufanya utafiti kwa wa kina na kujaribu njia mpya hadi nikifikia matokeo mazuri. Kupitia uzoevu huu, nimejifunza kuwa changamoto si misho wa njia. Baade ni mwanzo wa kuwazi na maendeleo binafsi. Katika kutafakari kwa njia kuna kwa kina, juu ya changamoto, nimejifunza mengi ya sio ya kawaida. Mimejifunza kuwa changamoto ujojea ufumbusi na ustadi wa maisha na kuamba kushinda mara mingi nyingi ni sehemu ya kujifunza na kukua. Changamoto hunitia ujasiri wa kushinda hofu na kujaribu tena na mara nyingine uipua hisia za kurebika na pahari pada matotio ya napo patikana baada ya juhudi kubwa. Nimejifunza pia kuwa changamoto huimarisha tabia ya uvumiliku, ndoto na mafanikia na kuelewa kuwa kila hatua yenye chitihada ina thamani yake hisia zinachitokeza ni changamoto na kwa wasiwasi na furaha huzuni na matumaini Lakini kwa muda nimeona kuwa matokeo chanya ubeba faida kupo kwa ukuwaji wangu pinafsi.

Ubora ni hali ya kuwa bora wa kiwango cha chuu au wa dhamani saidi katika kipimo fulani ni dhana inayo usiana na ubora wa kasi bidhaa tapia au matokeo Kionyesha kiwango cha juu cha kamilisha na upora wa kipeke unaokidi matarajio au fiwango mahalum Upora si chambo lenye kipimo cha mmoja kwa mmoja kila mara Bali ni taswira ya dhamani ufasaha na usahihi unaoshirikisha dhamani sa kipeke katika kile kinacho fanywa au kinacho sungumziwa ni dhana inaoshikilia fiwango fya heshima nidhamu na utapiti katika kipengele cha maisha katika maisha ya kila siku ubora unaonekana Kila mahali kuansia, bidhaa tunazo tumia kudumu, huduma sinazo pokea hadi maadili tunayosinkatia. Ubora ni muhimu kwa sababu kuatiri ufanisi na kuridika. Bidhaa enye ubora msuri kuleta amani ya akili na kudumu muda mrefu na huduma bora uimarisha usiano na kuleta faraja. Katika jamii, ubora unachangia kuunda heshima imani na ushindani chanya. Kwani watu uchitahidi kufingia malengo, fiwango fya juu katika kasi na tabia sawa. Upora pia uunganisha maisha ya kila mmoja na maendeleo ya pamoja. Kwa sababu pidhaa na huduma sa hali ya juu uchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Adhari sa upora ni pana na sina gusa kila nyanja ya maisha kijamii ubora uunda zamii yenye heshima na ushirikiano kwa kuwa watu wanapo kumbatia ubora wanajali matokeo ya matendo yao na kuheshimu wengine Kiuchumi bidhaa na huduma senye ubora uongesa ticha kuimarisha soko na kupanua fursa sa biyashara Huku sikileta ushindani chanya unao chochea upunifu na maendeleo. Kitamaduni, ubora uchochea heshima na tamaduni na urithi wa chamii. Kwani ufanya watu kudhamini kazi za makini na sanaa ya ukweli. Kielimu, ubora hutoa msingi tapithi wa kujifunza na kufundisha. Kwa sababu maadili ya ubora uchochea nidhamu, utapithi na mafunzo yenye ticha. Kwa upande wangu pinafsi kubora umechitokesa katika jambo ninalofanya kutoka masomo hadi usiano na wengine Napo chitahidi kufanya kasi zangu kwa ubora najisikia furaha na kuridika kwani najua kuwa nimeweka chuhudi zangu zote na kutoa matokeo ubora Upora pia uwadhiri matumuzi yangu ya kila siku ningependelea pidha za kudumu uduma sa kutegemewa na michango ya kweli kwenye jamii Kwa sababu najua dhamani yake Kwa kweli mara nyingi upora huwa changuo gumu kwani inaitaji muda bidii na nidhamu Lakini dhamani yake inafaa saidi kuliko urahisi wa hali ya chani kufikiria kuhusu upora kumenifundisha mafunzo makubwa umejifunza ubora auwezi kupatikana pila chitihadi sa dati nidhamu na kujitolea changamoto sinazo kuja ni nyingi kama file shinikizo, la muda, raslimali, chache au mfumo wa haraka lakini hisia za kuridika Inapokamilisha kitu kwa kiwango cha chuu nachukua yote haya Faida ya kusingatia ubora ni kubwa uongeza heshima, uimarisha imani na Kwa wengine na kunifanya niwe mtu mbora saidi kiakili na kihisia upora si tu matokeo pali na mchakato wa kuchenga maadili nidhamu na uthapithi ambao uwathiri kila hatua ya maisha. Katika siku sijaso, upora utaendelea kuwa msingi wa ukuwaji wangu pinafsi na mefanikio ya maisha yangu. Kila hatua nitakayo ichukua, ubora utakua mwongoso wangu wa kimsingi katika maamusi tabia na malengo yangu. Kutegemea upora kuna nisaidia kuunda mtasamo wa maisha yenye tija kuwakikisha kuwa kila chambo nacho fanya kinadamani.

Oktoba ni mwezi wa kumi katika kalenda ya krikoria ukichukua nafasi ya baada ya Septemba na kabla ya Novemba ni mwezi unaojulikana kwa mabadiliko ya hali ya hewa katika baadhi ya nchi Sherehe za kiutamaduni na wakati wa kuzalisha au kuvuna katika jamii za kilimo Neno Oktoba linabeba maana ya mzunguko kwa muda wa historia kuandaa maisha ya kila siku kulingana na mwaka wa kalenda, ikihusisha matukio ya kijamii, kiutamaduni na kibinadamu, yanayohusiana na mwendo wa maisha. Katika historia ya kalenda, Oktoba awali ilikuwa mwezi wa nane katika kalenda ya kilaroma. Jambo linaloonyesha uhusiano wake wa kale na mifumo ya kupanga muda. Oktoba una umuhimu mkubwa sana katika maisha ya kila siku na jamii kwa ujumla. Katika kilimo, mara nyingi ni mwezi wa kuvuna mazao na kuanza maandalizi ya kilimo kipya. Kijamii, Oktoba ni mwezi wa sherehe mbali mbali, sikuku na kumbukumbu za kihistoria, ambazo huunganisha watu na kuimarisha, utambulisho wa kijamii. Katika maisha ya kila mtu, mwezi huu mara nyingi huwashiria, mabadiliko, mapema na kuchelewa kwa machungumu. Na hii ni nafasi ya kupanga mipango ya bandari, hali ya hewa kama mvua au baridi. Pia huadhiri shughuli za kila siku. Na Hivy Oktoba hujenga mwelekeo wa maisha unaojumuisha maandalizi nidhamu na tafakari. Hadhari za Oktoba ni pana na zinaonekana katika kila nyanja ya maisha. Kijami, hii ni mwezi unaotoa nafasi ya kushirikiana katika sherehe, harambe, na matukio ya shule au kanisa Jambo linalojenga mshikamano wa jamii kiuchumi na shughuli za kilimo na biashara. Zinazohusiana na mavuno huongeza mapato na kutoa ajira kwa watu wengi. Huku pia zikichochea soko la bidhaa za ndani. Kitamaduni, Oktoba ni wakati wa kusherehekea tamaduni michezo na shughuli za sanaa. Jambo linalosaidia kuhifadhi urithi wa kijamii. Kielimu Oktoba ni kipindi cha mipango wa masomo, mtihani na shughuli za ziada ikichochea nidhamu na kupanga ratiba ya maisha ya wanafunzi na walimu kkwa upande wangu binafsi Oktoba ni mwezi unaonipa nafasi wa kutafakari na kupanga maisha yangu kwa kina. Mara nyingi huwa na shunghuli nyingi za shule, familia, na jamii na napenda kutumia muda huu kupanga malengo yangu na kuhakikisha kila kitu kinakuwa kwenye mpangilio unaofaa ubora wa maamuzi yangu na nidhamu ninayoiweka katika mwezi huu huathiri matokeo ya mwaka mzima. Na mara nyingi ninaona oktoba kama muongozo wa kujenga msingi thabiti wa mafanikio hisia ninazopata wakati wa Oktoba ni mchanganyiko wa furaha shauku na wakati mwingine shinikizo Kwani ni mwezi unaohitaji umakini na mpangilio thabiti kutafakari juu ya Oktoba kumenifundisha umuhimu wa muda na kupanga maisha kwa makini. Nimejifunza kwamba kila mwezi una tabia yake, changamoto zake na fursa zake na Oktoba ni mfano mzuri wa jinsi tunavyoweza kutumia muda kuimarisha maisha yetu binafsi na jamii. Changamoto zinazokuja kama majukumu mengi au mashindano, hunifundisha nidhamu uvumilivu na ustahimilifu, faida kubwa ni Oktoba huniwezesha kufanikisha malengo, kushirikiana na wengine na kuendeleza utamaduni wa kupanga kwa busara jambo linaloongeza dhamana kwa maisha yangu na yale ya jamii Kwa mtazamo wa baadaye, Oktoba itaendelea kuwa mwezi wa kuendeleza malengo yangu binafsi na ya jamii Kila Oktoba nitahakikisha nitautumia muda wangu vizuri kupanga shughuli zangu kwa busara na kudhamini fursa zinazokuja kwani huu ni msingi wa ukuwaji wangu binafsi na mafanikio yangu. Pia Oktoba hunisaidia kuendeleza tabia ya kupanga nidhamu na kuzingatia maadili katika kila hatua ya maisha yangu. Kwa hakika, Otoba ni kipindi cha kujenga msingi wa matumaini na mafanikio.

Timu ni kikundi cha watu wanao shirikiana kwa lengo la pamoja ambapo kila mshiriki huleta ujuzi nguvu na talanta yake ili kufanikisha mafanikio ya jumla dhana inayo jumuisha ushirikiano mshikamano na mpangilio wa kazi unaolenga kufanikisha malengo yaliyowekwa timu si kundi la watu tu pale ni mfumo unaofanya kazi kwa usawa na uwajibikaji ambapo kila mtu anashirikiana na wengine kwa ufanisi ili kupata matokeo bora kwa maneno mengine timu ni chimbuko la nguvu ya pamoja uelewa wa kila mshiriki na mpangilio unaolenga mafanikio ya jumla katika maisha ya kila siku timu ina umuhimu mkubwa na inahusiana na kila sekta ya jamii katika shule timu ya wanafunzi au walimu huchangia mafanikio ya maisha na shughuli za ziada kasi nyingi hazifanikishwi bila timu kwani watu hujumuisha ujuzi na nguvu zao na hivyo kufanikisha malengo kwa urahisi zaidi katika jamii timu ni kiini cha ushirikiano kwani wanajamii huunda vikundi vya kusaidiana kutatua changamoto na kushirikiana katika miradi ya maendeleo timu huonyesha umuhimu wa mshikamano usaidizi na mshikamano wa kijami kwani hakuna mtu anayeweza kufanikisha kitu peke yake kwa ufanisi wa hali ya juu hathari za timu ni pana na zinaonekana katika nyanja mbalimbali za maisha kijamii timu huchochea mshikamano huelewa wa pamoja na heshima kwa kila mshiriki inaondoa hisia ya upweke na kushirikisha nguvu ya pamoja kiuchumi timu uongeza tija na ubunifu kwani kasi inayogawanywa kwa usahihi huzaa matokeo bora na miradi ya pamoja huleta mafanikio ya haraka na endelevu kitamaduni timu huchangia kuhifadhi na kuendeleza kitamaduni michezo na maadili ya kijami kwani mshikamano wa pamoja huimarisha utamaduni wa kushirikiana kielimu timu hufundusha maadili ya mshikamano ushirikiano na usuluhishi jambo linalofundisha vijana kuwa wazalendo na wenye nidhamu kwa upande mwingine timu imekuwa sahemu muhimu ya maisha yangu mimi hujikuta nikishirikiana na wengine kwenye masomo michezo na shughuli za kijamii najisikia nguvu na motisha kubwa zaidi kwa wakati kila mshiriki anachangia kwa uwezo wake kushirikiana ndani ya timu hunifunza jinsi ya kusikiliza wengine kuheshimu maoni tofauti na kushirikiana kwa mshikamano mara nyingi timu huamua matokeo bora kuliko juhudi za mtu mmoja peke yake na mimi hupata kuridhika kwa kuona kila mtu akiungana na wengine kufanikisha lengo la pamoja timu pia hufundisha kushirikiana bila ufanisi ubinafsi na kuzingatia manufaa ya jumla zaidi ya maslahi binafsi kutafakari juu ya timu kumenifundisha mafunzo makubwa nimejifunza kwamba mshikamano uvumilivu na mshikamano wa dhati huunda msingi wa mafanikio na changamoto zinazokuja ndani ya timu zinahitaji ustahimilivu kujitolea na uelewa wa kila mshiriki hisia za furaha kuridhika na mshikamano huchangia ukuwaji wa kibinafsi na kijamii faida za kuzingatia mshikamano wa timu ni kubwa huchochea maadili ya mshikamano uaminifu na nidhamu na kunisaidia kuwa mtu bora kiakili kihisia na kijami timu ni chimbuko la mafanikio ya pamoja na kila mshiriki hupata fursa ya kujifunza na kuendeleza ujuzi wake kwa mtazamo wa badae timu itaendelea kuwa sehemu muhimu kwa maisha yangu binafsi na ya kijamii kila lengo nitakalo kusudia kufanikisha litahitaji mshikamano wa ushirikiano wa timu na hilo litasaidia kuendeleza nidhamu ustahimilivu na ufanisi katika kila hatua timu hufundisha thamani ya mshikamano mshikamano wa dhati na mshikamano wa kipekee jambo linaloongeza uwezo wangu wa kufanikisha malengo makuu.

Ankara ni aina ya kitamba chenye rangi angafu na michoro ya kipeke inayojulikana sana katika tamaduni sa afrika makaribi na kupendwa duniani kote Kitamba hiki mara nyingi huundwa kwa nguo za pamba zilizo na michoro iliyochapishwa kwa kutumia teknolojia ya uchapishaji wa uyani ikitoa muonekano wa rangi sa kuvutia na picha sinasofa kwa mafasi sa kila siku au sherehe mando. Ankara ni kitamba cha mwili. Si kitamba cha mwili bali ni alama ya utambulisho wa kitamaduni Upunifu na istoria ya jamiu ikionyesha jinsi mafasi yanavyoweza kungamishwa urembo na mana ya kijami Matumisi ya Ankara ni banana ya meenea katika maisha ya kila siku na sherehe mahalo katika maisha ya kila mtu Ankara utumika kuhunda mafasi ya kila siku mashati suruari gauni na fasi la sherehe na mara nyingi uashiria eshima hadi na shauku ya kushiriki katika Tukio fulano katika jamii Ankara inaunganisha watu kwa alama za kitamaduni Ikionyesha uridhi wa kizanii na mshikamano wa kijanii ubora wa rangi mjoro na miundo wa Ankara uchangia kuimarisha hali ya isia urembo wa mwiri na kudihirisha utapiti Watamaduni sinazousiana na jamii usika habari za Ankara ni pana katika nyanja mbalimbali za maisha kijami Ankara uimarisha mshikamano wa kijami kwani watu uvaa nguo sinazofanana na sinazoshirikisha alama za kitamaduni Wakati wa sherehe hafla za familia au sikuku jambo linalochochea mshikamano na eshima kwa jami Kiuchumi soko la Ankara uongesa fursa za piyashara kuamasisha wa usaji wapunivu na watengenesaaji wangu huku likichochia ufungusi na upunifu wa mitindo kitamaduni ankara uchangia kuifadhi utamaduni mahalimi na istoria ya jamii ikihimisa eshima na kazi za sanaa na mkono ya wenyeji kielimu utumiaji wa ankara uudimisha vijana kuhusu urithi wao umwemo wa upunifu na dhamani ya kushirikiana katika utamaduni zao Kwa upande wangu pinafsi, Ankara imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu. Mimi upenda kuchagua rangi. Michoro na mitindo ya Ankara inayofa afla au tukio melote. Kwani inanipa furaha na kuonyesha utu wangu wakipeke. Mara nyingi ninapovaa Ankara nahisi mshikamano na jami yangu. Nikithamini, utamaduni na istoria yake. Kutoka kwenye sherehe za familia hadi hala sashule. Ankara unifanya nijisikie huru wenye eshima na nadhifu. Urembo wa Ankara pia unisaidia kuunda maamusi yangu ya kila siku kuhusu mitindo rangi na muhundo wa mavasi. Na mara nyingi unichochea kushirikiana na wengine katika kuunda mawazo mapya ya mitindo. Kutafakari juu ya Ankara kumenifundisha Mafunzo makubwa ya maisha nimejifunza kuwa mavasi situ urembo wa nje Bali nikielelezo cha utambulisho eshima na mshikamano wa kijamii Changamoto sinazo kunja ni kuchangua mavasi ya nayofaa muundo unaoendana na tukio na rangi sinazo onyesha utapiko wa mtu binafsi hisia saa kuridhika furaha na mshikamano Sinazo tokana na kuvaa Ankara ni kubwa Huku faida sake zikiwa ni pamoja na kujitambulisha kueshimika na kushirikiana na wengine Ankara ufundisha nidhamu ya maadili ya kitamaduni na umuhimu wa ubunifu wa mtu binafsi katika jamii Kwa mtasamo wa baadaye, Ankara itabaki kuwa sehemu ya maisha yangu binafsi na ya kijamii Nitaakikisha kwamba ninaueshimu uridhi wa kitamaduni uli homo katika Ankara Nikitumia mavasi haya kuimarisha mshikamano urembo na maadili ya kijamii.

Karibu ni neno linalotumika kuonyesha ukaribu ukaribishaji na au kukaribisha mtu katika nafasi fulani tukio au mahali ni usemo unaohusisha eshima ukaribu na mshikamano wa kijamii ambapo mtu anapewa nafasi ya kushiriki au kujunga kwa furaha na ushirikiano kwa maana pana karibu inaonyesha hisia ya karibu kwa mtu mwingine Kumkaribisha katika maisha ya kijamii au kumfanya ajisikie sehemu ya kundi au tukio ikitoa ishara ya upendo mshikamano na urafiki Neno ile ni zaidi ya neno tu ni ishara ya mshikamano na utamaduni wa heshima unaoendeleza uhusiano wa kijamii matumizi ya karibu ni ya kila siku na yana umuhimu mkubwa katika maisha ya kila mmoja katika familia ndugu au wageni husemwa karibu ili wawe na hisia za ukarimu na mshikamano katika shule au kazi. Neno hili huunda mazingira ya ushirikiano na urafiki. Katika jamii kusema karibu huimarisha mshikamano heshima na mshikamano wa kijamii. Kwani huonyesha kukaribisha watu wengine katika maisha yetu bila ubinafsi au upendeleo katika maisha ya kila siku. Neno hili linatupa nafasi ya kuelezea ukarimu, huruma na mshikamano. Kwa hivo, kuunda jamii yenye mshikamano na uelewa wa pamoja. Adhari za karibu nipana na zinaguza kila nyanja ya maisha. Jamii, karibisho huimarisha mshikamano wa jamii. Kwa sababu mtu anapokaribishwa, anajisikia sehemu ya kundi familia au jamii na hivo kuondoa hisia za ubwege au kutengwa. Kiuchumi, hali ya karibisho huchochea ushirikiano na wa kibiashara na uwezekano wa kushirikiana. Kwa mashirika au watu binafsi Kwani hali ya karibu hufungua milango ya mshikamano na fursa wa pamoja Kitamaduni karibisho huendeleza heshima kwa tamaduni na maadili ya ukarimu Kwani linaonyesha jinsi jamii inavyo heshimiana na kushirikiana Kielimu karibisho ufundisha mshikamano heshima na usahimilifu Jambo linalotoa msingi mzuri wa uhusiano wa kijamii na ujirani mwema kwa upande wangu binafsi karibu imekua sehemu muhimu ya maisha yangu Mimi hupata furaha kubwa wakati na wakaribisha wengine Kwanzia marafiki ndugu hadi wageni wasio julikana katika nyumba yangu au katika hafla mbali mbali hisia ya kushirikiana mshikamano na urafiki huchangia sana katika maisha yangu ya kila siku Kwani inanifanya nijisikie sehemu ya jamii na kuimarisha uhusiano wa kibinadamu Wakati mwingine kuwa kushirikiana na kuwa karibu Mimi hupata motisha kujenga mshikamano. Nami kwa kweli. Kuelewa hisia za wengine na kushirikiana kwa usawa na heshima. Neno hili pia linasaidia kufanya maamuzi ya jamii kwa busara. Kwani linanikumbusha kuheshimu na kushirikiana na kila mtu. Kutafakari juu ya karibu kumenifundisha mafunzo makubwa nimejifunza kuwa ukarimu na karibisho huchangia sana mshikamano wa jamii. Amani na furaha ya kila mmoja. Changamoto zinazo ambatana na karibisho ni upamoja na kudipiti rasilmali wakati wageni wanapo karibishwa au kushughulikia tofauti ni ya mawazo. Lakini hisia za kuridhika mshikamano na mshikamano wa kijamii hufanya kila changamoto kuwa fursa ya kujifunza. Faida yake ni kubwa, karibisho hufundisha mshikamano heshima uvumilivu na mshikamano wa ukweli. Jambo linalo ongeza dhamani ya maisha wangu binafsi ya jamii kwa jumla. Kwa mtandao, mtazamo wa baadaye, karibu itabaki kuwa neno lenye umuhimu mkubwa katika maisha yangu binafsi na kijamii. Kila tukio uhusiano au hatua nitakayo chukua, karibisho itakua mwongozo wangu wa heshima.

Kuku ni ndege wa kipeke anayejulikana kwa maziwa mayai na nyama yake na mara nyingi hutunza Hutunzwa na binadamu kwa ajili ya chakula na biashara kuku anasifa za kipekee kama uwezo wakutoa mayai mara kwa mara kudumisha joto kwa viumbe vingine kuputia mayai na ustawi katika hali mbali mbali za hewa aidha kuku ni sehemu muhimu ya kilimo na maisha yetu ya kila siku Kwani huwezesha binadamu kupata virutubisho muhimu kama protini na vitamini Kwa njia hiyo huchangia afya na lishe bora Kwa maneno mengini kuku si tu wanyama wa shamba pale ni rasilimali ya dhamani katika maisha ya binadamu matumizi ya kuku nipana ya meenea sana katika maisha ya kila siku Kila familia katika jamii nyingi hutunza kwa ajili ya mayai nyama na mara nyingine hata biashara. Kuku pia huchangia katika maswala ya kiuchumi. Kwani wauzaji wa mayai kuku hai na bidhaa nyingine zinatokana na kuku kupata kipato kutokana na utunzaji wa ndege hawa. Katika jamii kuku ni sehemu ya maandili ya kilimo na heshima ya kazi ya wakulima. Kwani kuku huchangia lishe. Biashara ndogo ndogo na ustawi wa familia. Hivyo basi kuku huunganishwa. Huunganisha maisha ya kila siku na maendeleo ya jamii. Kwa njia ya kiuchumi na kijamii. Adhari za kuku ni kubwa katika nyanja mbalimbale za maisha. Kijamii kuku huchangia mshikamano wa familia na jamii. Kwani watu wanashirikiana katika utunzaji, ununuzi na kuuza mayai au nyama ya kuku. Kiuchumi, kuku ni chanzo cha kipato cha haraka na endeleo. Hasa kwa familia ndongo au wakulima wakichinichini. Ambapo biashara ya kuku, huimarisha maisha yao. Kitamaduni kuku ina changia katika tamaduni na sherehe. Kwani kila kwani mara nyingi hutumika katika sherehe za familia chakula cha matukio maalum na ibada za kijami kielimu kuku hujifunza maswala ya uwajibikaji nidhamu na uvumilifu Kwani utunzaji wake unahitaji muda umakini na uangalifu wa kila siku Kwa upande wangu binafsi kuku wamekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku mimi huwa na shamba dogo la kuku ambapo na hakikisha Wametunzwa vizuri wanapata chakula cha kutosha na hali ya usafi inazingatiwa kutunza kuku kuna nifundisha nidhamu na uvumilivu Kwani kila siku lazima Nipange chakula chao maji kuangalia afya yao Pia ninafurahia kupata mayai mpya kila siku. Jambo linalonipa furaha kubwa ni hisia ya mafanikia kutokana na jitahada yangu. Kuku pia huchangia maamuzi yangu ya kila siku kuhusu, lishe, chakula na hata biashara ndogo ndogo. Kwani bidhaa zinazo tokana na kuku ni muhimu katika maisha yangu. Kutafakari nje ya kuku kumenifundisha mafunzo makumbwa nimejifunza kuwa uvumilifu nidhamu na utunzaji wa wanyama ni msingi wa mafanikio ya kilimo na maisha ya kila siku changamoto zinazokuja ni pamoja na magonjwa hali ya hewa na utangulizi wa kila siku lakini furaha na matokeo ya kuona kuku wakistawi na kutoa mayai hufanya ni jitahidi sote kuwa na maana Faida yake ni nyingi kuku huchangia lishe bora kipato cha haraka na pia msikamano wa familia na jamii huku pia nikijifunza uwajibikaje na maadili ya kazi thabiti. Kuku nisehemu ya maisha yangu na kila siku ambayo hunifundisha ustahimilifu nidhamu na ushikamano wakijamii. Kwa mtaazamo wa baadaye, kuku ataendelea kuwa sehemu muhimu wa maisha yangu binafsi na jamii. Nitahakikisha kuwa ni tatunza vizuri kujifunza mbinu mpya za kilimo na kutumia bidhaa zinazo tokana na kuku kuhusulishe na kipato. Kuku unisaidia kuendeleza nidhamu, uvumilivu na uwajibikaji.

Juu ni neno linalotumika kuwelezea nafasi kiwango au eneo lililoko katika sehemu ya juu zaidi ikilinganishwa na kitu kingine Neno hili lina maana pana likiashiria urefu kiwango cha juu bora heshima au mskumo wa hali fulani Kwa mfano kitu kilichoko juu kinaashiria kuwa kimepanda kimeinuliwa au kipo katika kiwango ja juu na mara nyingi kinahusiana na dhamani ya hewa hali ya juu au ushawishi mkubwa Kwa maneno mengine juu si tu hali ya nafasi bali pia ni alama ya dhamani ukuwaji au kiwango cha hali ya juu kinachofikia malengo au matarajio katika maisha ya kila siku juu linatumika katika nyanja mbalimbali za maisha katika elimu, mtu anapopata alama ya juu inaonyesha juhudi zake na ufanisi wake katika kazi. Kiwango cha juu cha ubora kina uhusiano na utendaji bora na matokeo yaandamane katika jamii. Neno juu linahusiana na heshima mamlaka na hadhi fulani inayotambulika jambo linalochangia mshikamano wa kijamii na heshima. Pia katika maisha ya kila siku. Maneno yanaohusiana na juu kama vile kupanda juu kufikia kiwango cha juu na kuinuka hutoa motisha na mshikamano wa dhamani na mskumo wa kufanikisha malengo ya kila mmoja Hadhari za juu napana na zinaonekana katika nyanja tofauti za maisha. Kijami hali ya kuwa juu mara nyingi hujenga heshima na kuimarisha mshikamano Kwani watu wanaopanda juu ya kiwango cha kawaida wanapewa nafasi ya heshima na uongozi. Kiuchumi kufanikisha kiwango cha juu kunaleta maendeleo, huongeza tija na kuhamasisha ushindani chanya. Unaochochea ubunifu ya mafanikio. Kitamaduni hali ya juu huwashiria heshima. Dhamani na maadili ya mafanikio kwani, jami hupokea watu waliopata kiwango chaa juu kama mfano wa huiki wa elimu. Kufikia kiwango cha juu hufundisha elimu na nidhamu na uvumilivu wa msukumo wa kujitahidi. Jambo linalotoa msingi dhabiti na maendeleo ya mtu binafsi na ya jamii. Kwa upande wangu, binafsi, juu nimejitokeza katika maisha yangu kila siku. Mimi huwa ninalenga kufanikisha malengo yangu kwa kiwango cha juu. Iwe ni masomo, kazi au uhusiano wa kijamii. Hisia za kuridhika, ninapopata matokeo bora au kufanikisha. Jambo kwa kiwango cha juu, huniwezesha kuendelea kuwa na motisha na nidhamu. Neno hili pia linanisaidia kupanga maamuzi yangu ya kila siku Napenda kufanya kila jambo kwa bidii kuhakikisha kwamba kila matokeo ni bora zaidi kuliko kawaida katika maisha yangu hali ya juu hufundisha kujitahidi kudumisha kushirikiana na wengine kufanikisha malengo makubwa kutafakari juu ya juu kumenifundisha mafunzo makubwa. Nimejifunza kuwa kufanikisha kiwango cha juu. Huwezi kupatikana bila nidhamu uvumilivu na jitihada ya dhati. Changamoto zinazo kuja ni nyingi. Kama shinikizo la kutimiza matarajio kupambana na changamoto zisizo za kawaida na kushindana na wengine. Lakini furaha ya kuridhika ninapopata matokeo ya hani ya we hewa hali ya juu hufanya jitihada zote kuwa na maana. Faida zake ni kubwa kufanikisha juu kunachangia kuendeleza ujuzi, mshikamano wa kijami, heshima na kujenga imani ya wengine. Juu si tu kiwango cha nafasi. Bali ni mskumo wa maisha ubora na maendeleo ya kila mtu binafsi. Kwa mtazamo wa badae neno juu nitabaki kuwa mwongozo muhimu katika maisha yangu binafsi na ya kijamii. Nitahakikisha kila hatua ntakayo chukua inalenga kufanikisha kiwango cha juu kuimarisha nidhamu na mshikamano.

Kofia ni fasi la kichwani linalofa ili kulinda kichwa kutoka juwa paridi na mfuwa au kwa sababu ya mtindo na eshe Nikipande cha nguo au nyusi s kinachoundwa kwa namna ya kipekee ili kuvaa kichwani, na mara nyingi huchangia urembo, heshima au kuashiria ahadi fulani. Kofia si tu kinga ya hali ya hewa bali pia ni alama ya utambulisho wa mtu, mitindo ya kijamii au hata tamaduni za jamii flani kwa maneno mengine. Kofia ni zaidi ya kizuizi kwa kichwa. Ni ishara ya heshima, mtindo, na mara nyingine alama ya tamaduni. Katika maisha ya kila siku, kofia ina umuhimu mkubwa na inatumiwa kwa namna nyingi. Katika siku za jua kali, kofia husaidia kulinda uso na kichwa, kutoka mionzo hatari na baridi, na mvua husaidia kudumisha joto na kuepuka baridi. Katika mitindo na shughli za kijamii, kofia hutumika kuashiria hadi mitindo, au hata kushiriki katika sherehe mahali. Katika jamii, aina ya kofia zinazovaliwa, mara nyingi huonyesha utambulisho wa kikabila, kitamaduni au hata imani ya mtu. Hivo basi kofia inahusisha afya, mitindo, heshima na mshikamano wa kijamii kwa wakati mmoja. Hadhari za kofia ni pana katika nyanja mbali mbali za maisha. Kijamii, kofia huongeza heshima na kuunda mtazamo chanya. Kwani mtu anapovaa kofia, inayofaa hafla au tukio, huonekana mzoeefu na mwenye heshima. Kiuchumi, kofia huchangia kwenye sekta ya mitindo, ujuzi na biashara. Kwani watu huwekeza katika kofia nzuri, za kisasa au zakihistoria. Na hivyo kuongeza ajira, na kipato cha wauzaji na watengenezaji. Kitamaduni, kofia huchangia kuhifadhi tamaduni, na alama za utambulisho wa jamii, kwa kwani aina fulani za kofia hufundisha heshima kwa kazi ya mikono, na uridhi wa jamii. Kielimu, utumiaji wa kofia hujenga nidhamu, na kuelimisha kuhusu heshima, mtindo na kuzingatia kanuni za kijamii. Kwa upande wangu binafsi, kofia imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Mimi hupenda kuvaa, kuchagua kofia, inayofaa, inayonipa furaha, urembo na hisia ya kujiamini. Mara nyingi ninapovaa kofia, nahisi heshima na mshikamano wa kijamii, kwani hutoa ishara ya utu na nindhamu. Kofia pia huniwezesha kuunda maamuzi yangu ya kila kitu, kuhusu mtindo, ustadi na mawasiliano. Namna ya nitakavyo sambulisha nafasi yangu mbele ya wengine, katika hali hafla ya shule, sherehe za familia, au matukio ya kijamii. Kofia hunisaidia kuonyesha heshima, usahihi na mshikamano wa kijamii. Kutafakari juu ya kofia, kumenifundisha mafunzo muhimu. Nmejifunza kwamba mavazi, hata kipande kidogo kama kofia. Huashiria utambulisho, heshima, na mshikamano wa kijamii. Changamoto zinazokuja ni kuchagua kofia inayofaa matukio. Hali ya hewa, na hadi ya mtu, lakini furaha na kuridhika ninapovaa kofia inayonifaa hufanya jitihada zangu kuwa ya mkh. Faida zake ni kubwa, kofia hufundisha nidhamu, heshima, na mtindo na mshikamano wa kijamii. Huku pia ikichangia kuunda mtazamo chanya wa maisha, na kuimarisha mtu binafsi. Kofia si tu vazi, bali ni sehemu ya maisha, maadili na mshikamano wa kijamii. Kwa mtazamo wa baadaye, kofia itabaki kuwa sehemu muhimu kwa maisha yangu. Binafsi na kijamii, nitahakikisha kila kofia, nitakayo vaa, inahimiza heshima, mshikamano, na mtindo, huku pia ikichangia afya na kinga ya kichwa. Kofia hunisaidia kuendeleza mtazamo wa maisha, unaojumuisha mshikamano, heshima na uvumilivu na nidhamu. Jambo linalo ongeza uwelewa wa kijamii na maendeleo binafsi.

Kinyo ni sehemu ya mwili inayopatikana kwenye uso enye kasi kuu ya akula. Kunya kusungumza kupiga pumsi kidogo na kuonyesha hisia kwa manena au ishara saa uso. Kinywa ni kiungo mfumu katika mwili wa binadami na wanyamu. Kwa ni kinahusiana moja kwa moja na lisha na wasiliana na afya ya mtu kwa ujunda. Kinywa apu ya ni kipimoja hali. Ya ndani ya mwili. Kwani afya yake ya naonyesha afya ya meno, fisi na mwindo mengine muhimu ya ndani. Kwa maneno mengine, kinwa situsihemu ya mwili pale ni kingo cha msingi kinache husisha maisha mawasiriana na ustawe wa kila siku. Katika maisha ya kila siku, kinwa kina umuimu mkubu wa kufanya kasi mingi kwa wakati ya moja. Kila siku kinywa kina husiana na kula chakula kunyo maji au finuaji vingini. Kusungumza kuiba au ata kutapasamu katika jamii. Kinywa ufundisha madhiri. Kwani maneno yanaya sungumzo yanatipitisha eshimu wa mshikamano na usiana na wengine. Haitha, kinyo kinaadhiri usiana wa kijamii. Kwani njia tunapyo sema maneno au kushirikiana kwa kinywa uunda mshikamano eshima na mshikamano wa kizami. Kinyo apia ni ishara ya kipinadamu na yofanikisha isia na wasiliana na mafunzo wa kila siku. Hatari sa kinywa nipana katika nyanja mbali mbali samaisha. Kizami hii kinyo uchangia usiano mzuri na wengine kwa sababu maneno sahihi. Ucheko na msisitiso wausemi ufanya mingine wajisikia heshima na mshikamana. Kiuchungu, kinyo uchagua katika biashara na mawasiriana. Kwani maelezo masure na sungumso na maneno na uwelewa wakinyo uwongesa ushirikiana na fursa wakufanya biyashara. Kitamaduni, kinyo ufundisha maadili ya eshima, mshikamana na kushirikiana. Kwa ni manena ya tao misemo ya tamadini utoka kinyuani na kuatiri usia za mtu pinafsi na jamii kwa jumla. Kielimu, kinywa ufindisha madili ya mawasiliana nidhamu ya usenu na ustafi milifu, jambo linalo saubia kuchenga mwelewa tapiti na mshikamano wa kizamii. Kwa upande wangu pinafsi, kinyo kimekuwa sehemu muhimu wa maisha yangu ya kila siku. Kwa kutumia kinyo changu mimi ujielesa kwa maneno, kushirikiana na wengine na kueleza izia zangu. Nimejifunza kuwa maneno sahihi vicheko na usemi waposara ufanikisha husiano, msuri na marafiki, familia na walimu. Kinywa pia kinasaidia kujielesa isia na kwa dahili. Kuandika maeleza ya kitaalamu na kushirikiana na wengine kwa usawa. Kwa hakika, kinyo changu ni chombo changu wasiliano kilicho na ngufu ya kuunda mshikamano uedewa na mshikamano wa kichami. Kutafakari juya kinyo kumenifundisha mafunzo makubo. Nimejifunza kuwa manena tunayo sema ya nguvu mkubwa ya naweza kuunda au kufundisha, kufundisha au kuharebu kuimarisha mshikamano au kufundza mshikamano. Changamoto zinazo usiana na kimya ni pamoja na kutipithi maneno ya siyo sahihi. Kuepuka na utoelewana na kufugulika na mesemu isiofa. Lakini faida sa kutumia kinywa kwa busara ni kubwa sana. Kinyo hutufundisha ni damu mshikamano wa kijamii na mshikamano wa kipina damu. Watokea ya busara ya kinyo ni mshikamano wa kubwa. Heshima na mshikamano wakijamii na usaidia maisha binafsi nga jami. Kwa mtasamu wabadae, kinywa kitapaki kuwa chombo muhimu cha maisha yangu binafsi mga jami. Netakikisha kila nene nitakalo zunguminza lina busara, lina heshima na lina mchango wa mshikamano na mshikamano wakijamii. Kinyo kitasaidia kukusa usiano mzuri kuelewa hisia kwa usahii na kushirikiana na wengine kwa mshikamano wa kwele. Kwa hakika, kinywa situ sehemu ya mwili, pale ni msingi wa mawasiliano na mshikamano wa kizami.

Mke ni mwanamke aliyeingia katika ndoa na kuchukua nafasi ya mke katika familia au uhusiano wa ndoa. Mke ni mtu muhimu kwa sababu katika maisha ya familia kwa sababu ya uhusiano wa kimapenzi pale pia wake wa kihisia kiuchumi na kijami. Neno mke linahusiana na mshikamano wa familia heshima wajibu na mshikamano wa kijamii. Kwani nafasi ya mke ni msingi wa malezi mshikamano wa familia na maendeleo ya wanandoa. Kwa maneno mengine, mke ni sehemu ya maisha ya kila siku inayochangia mshikamano utu mzazi wa mshikamano wa familia. Na mshikamano wa familia heshima wajibu na mshikamano wa kijamii. Kila siku, mchango wa mke huonekana katika malezi ya watoto, usimamizi wa nyumba na ushirikiano katika maamuzi ya familia. Katika jamii, heshima na nafasi ya mke huwashiria mshikamano wa kijamii, mshikamano wa familia na heshima kwa wanandoa wengine. Mke huunganishwa na mshikamano wa kijamii na kihisia kwani uwepo wake huongeza mshikamano wa kimapenzi na mshikamano wa kifamilia kwa ujumla. Aidha, mchango wa mke katika kazi za nyumba, malezi na maamuzi ya familia ni muhimu sana kwa ustawi wa maisha ya kila siku. Athari za mke ni pana, zinagusa nyanja mbali mbali za maisha. Kijamii, uwepo wa mke huimarisha mshikamano wa familia na jamii. Kwani, mke hupanga nyumba, hushirikisha katika malezi na kusaidia katika uhusiano mzuri kati ya wanandoa na watoto. Kiuchumi, mchango wa mke katika kazi za nyumba au biashara ndogo ndogo, huongeza kipato cha familia na kuwezesha maendeleo ya kifamilia. Kitamaduni, mke huchangia kuhifadhi madili ya familia, mila na utamaduni wa kijami kwani mara nyingi anahimizika kuheshimu mshikamano na mshikamano wa kijamii. Kielimu, mke hufundisha uvumilivu nidhamu na ustahimilivu. Jambo linalosaidia kuendeleza mshikamano wa familia na maadili ya kijamii kwa vizazi, vichafu. Kwa upande wangu binafsi, mke ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Mimi hupata furaha na mshikamano wa kweli wakati. Mke anashirikiana nami katika maamuzi ya familia. Malezi ya watoto na kupanga maisha ya kila siku. Uwepo wa mke hunifanya nijisikie salama, dhabiti na kuungwa mkono, kihisia na kijamii. Mara nyingi, ushauri wa mshikamano wa mke huniwezesha kufanya maamuzi bora. Kushirikiana katika kazi na kudumisha mshikamano wa familia. Mke pia hunisaidia kushirikiana katika mipango ya badaye. Malezi na heshima ya jamii. Jambo linaloongeza mshikamano na mshikamano wa kila siko, kutafakari juu ya mke kumenifundisha mafunzo makubwa ya maisha, nimejifunza kuwa mshikamano wa kimapenzi na wa jamii ni msingi wa familia dhabiti na wenye mshikamano changamoto zinazo husiana na uhusiano, wa mke ni pamoja na maelewano nidhamu na mshikamano wa kihisia, lakini faida za mshikamano ni kubu. Uwepo wa mke hunifundisha mshikamano, mshikamano wa kijamii, heshima na mshikamano wa familia. Ushirikiano wa mke unachangia malezi bora, mshikamano wa kijamii na ustawi wa kila mmoja. Huku pia ukinisaidia kunifanikisha malengo ya kibinafsi na ya kifamilia. Kwa mtazamo wa baadaye, mke atabaki kuwa sehemu muhimu ya maisha yangu binafsi na kijami. Nitahakikisha mshikamano heshima na mshikamano wa kweli unadumishwa kila siku. Huku nikizingatia mshikamano wa familia, malezi na mshikamano wa kijamii. Mke hunisaidia kukuza mshikamano wa familia, heshima na mshikamano wa kijamii. Huku pia akinisaidia kufanikisha malengo yangu ya kibinafsi na ya kijamii. Kwa hakika, mke si tu muenzi wa ndoa bali ni msingi wa mshikamano. Malezi, heshima na maendeleo ya maisha yangu binafsi na familia kwa ujumla.

Sema ni tendo na kutuwa maneno mailezo au hisia Kwa kinywa ili kuwasilisha ujumbe maoni na hisia kwa wengine sema ni njia kuu kuwasiliana na bimodama. Kwani inaruhusu, kuwelezea mawazo, kuwelezea isiapto na kushirikiana na watu wengili. Neno hili inausiano moja kwa moja na wezo wa kuwelezea kuwelewa na kuwasiliana. Jambo ambalo ni msingu wa mshikamamu wa kijamii elimu na uhusiano wa kila siku. Kwa manena mengine, sema, si tu tendo la maneno bali ni chombo cha kuelezea kufundisha na kuunganisha wanadamu. Katika maisha ya kila siku, kusema ni jambo lisilo epukika. Kila siku watu kusema manena bala bade kuanzia masungunzo ya kaida na elezeo ya kasi mahoni ya jami habi masungunzo ya kihisia. Katika jamii sema kupanyo iwe raisi kushirikia na kuelewa hali ya wengine na kujenga mshikamano wa kijamii sema pia uadhari heshimani bami na mshikamano wa kijamii. Kwani maneno tunewazema ya nawewe kuunda na kuvunja usami. Kwa hivo kusema ni sehemu ya kila siku inayohusisho mawasili yaa mshikamano na maendovia ya kijami na kibinafsi. Habari saa kusema mpana na simaamikana katika nyanja za maisha kijamii kusema kwa busara uimarisha mshikamano eshima na mshikamano wakuni Kwane manena sahihii uhunda uwelewa wa mshikamano na wengine Kiuchumi kusema kwa busara uchangia katika biashara mazungumzo wa kibiashara na ushirikiano Kwani maelezo mazuri uongeza uwa mimi na mshikamano wakibiashara Kitamaduni sema ufundisha maadili mshikamano na mshikamano wa kijami Kwani maneno ya eshima na pusara uchangia kuifadhi tamaduni na maadili Kielimu kusema ufundisha uvumilifu nidhamu ya mawasiliano na uelewa wa masharti wa kijami Jambo linalisaidia kujenga mshikamano wa kweli na heshima ya wanadamu Kwa upande wangu pinafsi, kusema ni chambo muhimu sana cha maisha yangu ya kila siku. Mimi upata kuridhika kwa mshikamana, kushirikiana na wengine, na kuelezea hisia zangu. Kusema uniwezesha kuunda musiana mzuri na marafiki familia walumu na wanzangu kasama. Pia maneno yangu uniseulia kuunda mamusi bora, kuelewa hisia za ndani na kushirikiana katika shughuli mbali mbali za kijamii Mara nyingi kusema kwa busara ufanikisha mshikamano wa kijami na kuimalisha mshikamano wa kibinafsi na wa familia. Kutafakari juu ya kusema kuimalifunisha mafunzo makubwa. Imejifunza kuwa maneno ya napokuwa ya busara yanaweza kuunda mshikamano wa kutoa motisha na kufanikisha mshikamano wa kijami. Huku maneno ya siyo makini yakiweza kuvunja mshikamano au kusafafisha migogoro. Changamoto zinazo usena na semea ni pamoja na kulibite maneno ya siyo sahihi kusingatua hisia za wengine na kuwasilisha maoni kwa heshima Faida za kusema kwa busara ni kubwa. Uchangia mshikamano wa kijamii nidhamu, mafunzo ya kijamii na mshikamano wa kweli wa kilasiku. Sema ufundisha uwelewa mshikamano na ustahimilifu wa maadili ya kijamii. Kwa mtazamo wa baadae, kusema kitabaki kuwa chombo muhimu kakita maisha yangu. Kibnafsi na ya kitani, mitakikisha maneno yangu ya napusara hishina na mchango wa mshikamano wa kweli na wengine Huku pia nikiamka maneno ya naeweza kuvunja mshikamano au kwaadhiri isi ya za wenjini. Sema itasaidia kukusa usiani mzuri kuendeleja mshikamano wa kijami na kupamikisha malengo yangu pinafsi na ya kijami. Kwa hakika, sema ni tendo na kutoa maneno. Si tendo na kutoa maneno tubare ndo msingi wa mshikamano wa kijami. Maendeleo binafsi na mshikamano wa kila siku katika maisha yangu na jamii kwa ujumla.

Mfanyakazi ni mtu anayefanya kazi fulani. Iwe ni ya mwili au ya akili. Kwa ajili ya kupata kipato kusaidia jamii au kufanikisha malengo ya mtu binafsi na washirika. Mfanyikazi ni sehemu muhimu ya maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kielimu. Kwani kazi yake huchangia ustawi wa familia, shirika au taifa kwa uchumi. Neno mfanyikazi linaashiria mtu anayejituma. Anayefanya kazi kwa bidii na ambaye ana jukumu la kuhakikisha kuwa shughuli zake zinafanikiwa. Kwa maneno mengine, mfanyikazi si tu mtu, hutoa huduma au bidii. Bali ni msingi wa maendeleo na mshikamano wa kijamii. Katika maisha ya kila siku, mfanyikazi ana umuhimu mkubwa. Kila siku wafanyikazi hufanikisha shughuli za kila aina. Kwanzia kazi za nyumbani, ofisini, mashamba, viwandani hadi huduma za kijamii. Katika jamii, wafanyakazi huchangia uchumi wa taarifa na familia. Huku wakiboresha maisha ya kila mtu kupitia huduma wanazotoa. Pia mfanyakazi hufundisha mshikamano, nidhamu na ustahimilifu. Kwani kazi ni msingi wa kujenga heshima na mshikamano wa kijamii. Mfanyikazi pia huunda fursa ya maendeleo ya kila mmoja kwani jitihada zake huchangia ubunifu, ufanisi na mshikamano wa kijamii. Hadhari za mfanyikazi ni pana katika nyanja mbalimbali za maisha. Kijamii, mfanyikazi huchangia mshikamano wa jamii kwa kutoa huduma, kushirikiana na wengine na kuhakikisha kwamba mafamilia na jamii zinastaa. Kiuchumi jitihada za mfanyikazi, huchangia ukuaji wa biashara, uzalishaji wa bidhaa na maendeleo ya taifa. Kwani kila mfanyikazi anapofanya kazi kwa bidii, uchumi unastawi na mshikamano wa familia unaimarika. Kitamaduni. Mfanyikazi hufundisha nidhamu, mshikamano wa kazi na maadili ya mshikamano. Kwani kila mtu anaposhirikiana kwa bidii, jamii hupata mshikamano na mshikamano wa kweli. Kielimu mfanyikazi hufundisha uvumilivu nidhamu, ustahimilifu na mshikamano wa kijamii. Jambo linalosaidia kukuza maadili ya kijamii na maendeleo binafsi. Kwa upande wangu binafsi, mfanyakazi nimekuwa nikishirikiana naye kila siku katika kazi zangu za shughuli na nyumbani. Mimi hujifunza kutoka kwa wafanyikazi wengine, jinsi ya kuwa na nidhamu, kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana ili kufanikisha malengo. Pia mimi huwa na hisia ya heshima na mshikamano, naposhirikiana na mfanyikazi katika mradi ya kikundi au shughuli za kijamii. Kwani jitihada zao hufanikisha matokeo bora. Mfanyakazi hunifundisha umuhimu wa kujituma, kushirikiana na kushugulikia kushughulika na changamoto kwa ustahimilifu na nidhamu. Jambo linaloongeza uelewa wangu wa maisha na mshikamano wa kijamii. Kutafakari juu ya mfanyakazi kumenifundisha mafunzo makubwa. Nimejifunza kuwa jitihada nidhamu na mshikamano wa kweli ni msingi wa kufanikiwa. Changamoto zinahusiana na mfanyikazi ni pamoja na kupambana kwa muda magumu, mzigo wa kazi au changamoto wa mazingira Lakini faida za kufanya kazi kwa bidii ni kuu Mfanyakazi hufundisha mshikamano, nidhamu, mshikamano wa kijamii na ustawi wa kila mmoja. Pia mfanyikazi hufundisha mshikamano wa kimawazo, uvumilivu na mshikamano wa kweli. Jambo linalosaidia kugusa maisha binafsi na ya kijamii kwa manufaa makubwa. Kwa mtazamo wa baadaye, mfanyikazi atabaki kuwa mfano wa maisha yangu binafsi na kijamii. Nitahakikisha kuwa nidhamu, jitihada na mshikamano. Na mshikamano wa kweli vimeendelezwa katika kazi zangu za kila siku. Mfanyikazi husaidia kugusa mshikamano wa kijamii, ustawi wa familia na maendeleo binafsi. Pia huko nikijifunza umuhimu wa nidhamu, uvumilivu na mshikamano wa kweli katika kila hatua za maisha. Kwa hakika, mfanyikazi si tu mtu anayefanya kazi. Bali ni msingi wa mshikamano na maendeleo.

Gauni ni mafasi ya kipekee yanayofaliwa kwa mwili msima mara nyingi yenye urefu unaofika hadi au karibu na miguu Kwa maana ya msingi gauni ni nguo inayotumika kwa achili ya heshima mtindo au sheria na mara nyingi hutofautiana kwa rangi muundo na aina kulingana na tukio tamaduni na hadi ya mfaachi ni mafasi yanayobeba maana ya kielelezo cha utu, heshima na mara nyingine ata utambulisho wa kijamii. Kwa hifo, gauni si tu nguo ya kawaida bali ni kifaa kinachowakilisha hisia hadi na mitamaniyo kwa mtu anayevaa katika maisha ya kila siku na jamii kwa ujumla, gauni ina nafasi muhimu sana. Gauni hutumika katika hafla sa kijamii Sherehe mikutano rasmi harusi na sherehe sa kitamaduni linasaidia ya mtu kuonyesha heshima kwa wengine kujitambua katika jamii na mara nyingine kuchangia katika kuongesa ujasiri na kujiamini uhusiano wa gauni na maisha ya kila siku unaonekane pale ambapo mtu anapojitayarisha kushiriki katika hafla fulani akichagua gauni linalofaa kulingana na tukio Hali ya hewa na mtindo unaofaa kwa jamii gauni ni kipande cha kitamaduni kinachoonyesha kipande tamaduni mila na uridhi wa kila kabila au eneo Athari sa gauni ni bana na sinagusa Kila nyanja ya maisha ya kijamii Kiuchumi na kitamaduni kijamii gauni huchangia katika kuunda heshima na mtasamo chanya wa watu ndani na familia ya jamii kwani mtu anayechali mafasi yake Mara nyingi huchukuliwa na heshima kiuchumi na tasinia ya mavasi na gauni kutoa achira kwa watu wengi kutoka kwa undazi wa nguo wachorazi wausajii hadi kwa washauri wa mitindo hivo kuchangia ukuachi wa uchumi kitamaduni gauni linalo uhusiano moja kwa moja na utambulisho wa mtu na tamadini sa jamii. Likiwa ni alama ya heshima, sherehe na utambulisho wa kiasili. Hivo pasi gauni husaidia chombo kinachowakilisha heshima mtindo na dhamani sa jamii. Kibinafsi, mimi napenda gauni kwa namna ya kipekee Kila wakati ninapohitaji kushiriki katika hafla au tukio fulani. Kuchagua gauni kunakuwa sehemu ya mpangilio wangu wa maandalizi Mimi huchukua mda kuchagua rangi muundo na mtindo unaofaa kwa tukio kwani hili linaniwezesha kujitambua kujiamini na kuonesha heshima kwa wengine. Mara nyingi gauni langu linaathiri jinsi, ninavyohisi ndani yangu na jinsi namna inafyoniona. Kwa mfano, wakati nikiwa na gauni, inanifutia na linafa tukio, ninajisikia faraja na kujiamini jambo ambalo linaathiri tapia yangu. Mawasiliano yangu na hata maamusi yangu katika hafla hiyo. Hivo gauni si mafasi tu bali ni sehemu ya hisia na utambulisho wangu binafsi. Kutafakari kuhusu gauni kunanifunza mambo mingi kuhusu utu mtindo na heshima. Nimejifunza kuwa si rangi au mtindo pekee huchangia mfuto wa gauni pale jinsi unafyofaa unafyohusiana na tukio na jinsi unafyofaa kwa uhakika na heshima. Pia changamoto sinazohusiana na kuchagua gauni sahii zimenifundisha nidhamu, nmipangilio ya awali na hata ufumilifu hisia zinapotokana na kuvaa gauni, inalopendeza, ni za furaha, fahari na mara nyingine hutoa msukumo wa kuboresha mtindo wangu binafsi Faida ya kuelewa umuhimu wa gaunii ni kuwa imeniwesesha kuishi maisha ya heshima kujitambua na kuonyesha hali yangu nbila maneno Kutasama mbele gauni linaendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya baadaye na ukuwaji wa kibinafsi Kila gauni ninavyochagua au kufaa linanifundisha jinsi ya kuwasiliana na jamii kwa heshima.

Sukari riduto ya kiasili inayo patikana katika mimea mbalimbali hasa tumbaku au miwa na pia utengeneswa kwa njia ya viwandani kimsingi sukari ni wanga unaorahisishwa ambao uledha ladha tamu kwa chakula na vinywaji ni neno linalohusiana si tu na ladha, bali pia na nguvu zinazotolewa kwa mwili kupitia kula vyakula vyenye sukari, pia sukari ni sehemu ya utamaduni wa chakula. Ikitumika kuandaa tamu, keki, vyakula vya starehe na vinywaji mbalimbani. Kwa hivyo, sukari ni kiambatanisho muhimu katika maisha ya kila siku, ikiwa ni ladha nishati na hata sherehe. Maisha ya kila siku yamejaa mahusiano na sukari kwa namna moja au nyingine sukari inaonekana katika vyakula tunavyokula kila siku. Kutoka kwenye chai au kahawa hadi kwenye, mkate, keki na vinywaji baridi. Ni Iadha inayotofautisha chakula na kufanya iwe ya kuvutia. Huku pia, ikichangia nishati ya haraka kwa mwili kufanya shughuli za kila siku. Katika jamii, sukari inaashiria sherehe na furaha Kwani mara nyingi hutumika katika kusherekea mafanikio, sherehe za familia na tamasha aa kijamii. Hivyo basi uhusiano wa sukari na maisha ya kila siku ni dhahili kwani ni sehemu ya ladha, furaha ni sharti ya mwili na roho. Hadhari za sukari ni pana na zinagusa nyanja nyingi za maisha kijamii, sukari inachangia katika kuungamisha watu kupitia chakula cha sherehe, ikileta furaha na mazungumzo ya pamoja. Kiuchumi, taanzia ya sukari hutoa ajira kwa wafanyi biashara, wakulima na viwanda vya uzindikaji. Hivyo kuchangia ukuaji wa uchumi. Kitamaduni, sukari ni sehemu ya mila na sherehe nyingi. Ikiwakilisha furaha, utajiri na mshikamano wa kijamii. Kiakademia na kiafya, sukari inatakiwa kudhibitiwa kwani unywaji au matumizi makubwa yanaweza kuleta matatizo ya kiafya kama kisukari na uneno kupita kiasi. Jambo linalofundisha umuhimu wa kutumia kwa kiasi na busara. Hivyo sukari zaidi ya ladha, ni sehemu ya muundo wa maisha, kiuchumi na kitamaduni. Binafsi, sukari imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Mimi hupenda kuongeza sukari kwenye chai yangu ya kila asubuhi. Jambo linalonipa furaha ndogo na hisia ya faraja. Pia katika sherehe na mikutano ya familia, sukari hupatikana kwenye keki, pipi na vinywaji vyenye ladha tamu. Na mimi hupenda kushiriki ili kuonyesha mshikamano wa familia na kusherekea pamoja. Katika kila hatua, sukari inahusiana na hisia zangu za furaha na utulivu. Ikiniwazesha kuanza siku kwa mtazamo. Chanya na kushiriki kwa furaha katika hafla za kijamii. Hivyo sukari si ladha ya chakula tu. Bali ni sehemu ya maisha yangu inayoongeza thamani ya furaha na ushikamano. Kutafakari kuhusu sukari kunanifunza mambo muhimu kuhusu uwiano, nidhamu na afya binafsi. Nimejifunza kuwa, ingawa sukari inaleta furaha na ladha. Matumizi yake yasiyo ya kiasi yanaweza kuwa na madhara. Hii imenifundisha kupanga matumizi yangu kwa busara. Kuzingatia lishe bora na kushirikiana na familia na marafiki kwa njia yenye furaha lakini yenye uwiano Changamoto saa kuthibiti sukari zimekuwa ni funzo la nidhamu, binafsi, uvumilivu na kujifunza kuchagua, vianzo bora vya nishati. Hii imetoa faida kubwa kwani imeniwezesha kuishi maisha ya yenye furaha, afya njema na tabia za busara, katika kula na kushiriki chakula. Kutazama mbele, sukari inaendelea kwa muhimu katika maisha yangu binafsi na ya kijamii. Hata hivyo, nitahakikisha kutumia kwa uwiano na busara ili kuongeza furaha, mshikamano wa kijamii na nishati wa mwili bila kuathiri afya. Pia sukari inaniwezesha kuendeleza tabia ya kushirikiani na kusherekea mafanikio pamoja na familia na jamii.

Joto kidogo ni hali ya anga au mwili ambapo kiwango cha joto haijafikia kiwango cha juu Kinacho sikika kuwa moto mbali kipo katika kiwango cha wastani au kidogo kinachopungua kiasi cha kawaida cha joto. Kwa maneno mengine, joto kidogo ni hali ya kupunguka kwa joto inayosababisha hisia za faraja au baridi nyepesi, kutegemea mazingira na mwili wa mtu. Ni hali inayohusiana na mazingira tabia za kibinafsi na mara nyingine na shughuli za kila siku. Kwani inapofika kiwango hiki, mtu huweza kufanya kazi kwa urahisi, kuenda shuleni au kazini bila jasho kubwa na hata kujitunza kimwili bila shida kubwa. Hivyo basi, joto kidogo ni hali ya kiasili inayoburudisha mwili na akili kwa kiwango kidogo lakini chenge umuhimu wa kipekee. Katika maisha ya kila siku, joto kidogo lina nafasi kubwa sana. Hali hii inafanya mazingira kuwa rafiki kwa shughuli mbali mbali kama vile kufanya mazoezi kutembea na kufanya kazi nyumbani au ofisini. Kwa jamii, joto kidogo huleta urahisi katika maisha ya kila siku kwani hatuongelei msongo wa joto kali au baridi kali zinazoweza kuaathiri afya ya, na hali ya kazi. Hali ya joto kidogo pia inaathiri kuchangamana kwa kijamii, kwani watu hupenda kushirikiana nje na kusherehekea hafla au kushiriki shughuli za kijamii bila usumbufu wa hali ya hewa. Mtu binafsi, kwa mtu binafsi joto kidogo na isiyo ya faraja na uruhisi inayo ashiria hali nzuri ya kufanya shughuli kwa ufanisi na kwa furaha. Hatari za joto kidogo ni pana na zinaguza nyanja kadha za maisha. Kijamii, hali ya joto kidogo huwezesha mikutano ya watu, michezo ya watoto na sherehe za nje bila vikwazo vya hewa kali. Kiuchumi, hali hii inaweza kuongeza uzalisha kwani wafanyakazi hufanya kazi kwa ufanisi zaidi bila jasho au baridi kali kuadhiri nguvu za mwili kitaalamu na elimu joto kidogo huadhiri uwezo wa mwanafunzi kufanya na kuzingatia kazi kusoma na kushiriki kwenye shughuli za kiutendaje kwa umakini. Kitamaduni joto kidogo hufanya tamaduni na shughuli za nje sherehe za kijamii na michezo ya asili kuendelea kwa urahisi, kwani mazingira yanakua rafiki kwa jamii kushirikiana. Hivo basi, joto kidogo si tu hali ya hewa, bali ni chombo kinachoongeza ufanisi, furaha na mshikamano wa kijamii. Binafsi, joto kidogo limekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Mimi hupenda kuamka asubuhi ambapo joto ni kidogo, kwani inaniwezesha kuanza siku kwa furaha na utulivu. Bila jasho au baridi kuvuruga mpangilio wangu, napenda kufanya mazoezi kutembea au kusoma wakati huu wa joto kidogo. Kwani mwili wangu hufanya kazi kwa urahisi, akili yangu inakuwa makini na hali ya moyo wangu ni nzuri. Wakati mwingine, joto kidogo huchangia maamuzi yangu ya jinsi ya kuvaa, kupanga shughuli na kushiriki kwenye hafla za kijamii. Kwa namna hii, joto kidogo lilaniwezesha kuishi maisha yenye urahisi utulivu na furaha na ni sehemu ya mpangilio wangu wa kila siku. Kutafakari kuhusu joto kidogo kunanifunza, mambo mengi kuhusu ustawi wa mwili na akili. Nimejifunza kuwa hali dogo ya joto huadhiri, hisia, nidhamu na utendaji wangu. Hivyo kunisukuma kupanga ratiba ya kila siku kulingana na hali ya hewa. Changamoto zinazoweza kujitokeza kama joto kupanda na kupungua kwa ghafla zimenifundisha, kubadilika kuwa na mpango mbadala na kuzingatia mwili wangu. Hali ya joto kidogo pia imenifundisha kudhamini mazingira na asili na umuhimu wa kuhakikisha kuwa mwili unatuzwa kwa kujali lishe, mazoezi na mapumziko faida ya hali hii ni kubwa kwani inaniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi, kushiriki katika kikamilifu katika shughuli zakijamii na kuishi maisha.

Rasilimali watu ni neno linalotumika kuelezea chumla ya wafanyikasi. Uchusi na uwezo wapinafsi unaomiliki kila mtu katika shirika, jamii na tahifa. Kimsingi rasilimali watu ni ngufu ya kipeke inayasababisha ukuwachi maendeleo na ufanisi wa shuguli mbalimbali. Kwani kila mtu anayeajiriwa na kushirikishwa uleta mchango wake wa maarifa uchusi na uwezo wa kipeke. Hii inachumuisha situ uwezo wakia akademia au kitaluma pale pia fipachi fia upunifu madili natabia sinaso changia mafanikio ya pamoja. Rasilimali watu ni chumbuko cha maendeleo kwani ngufu hii ya binadamu ni msingi wa kila mpango wa maendeleo ya kiIchumi, kijami na kifi. Tamaduni, maisha ya kila siku ya natiputishwa muimu wa rasilimali watu kwa. Katika jami, kila shuguli iwe ni ya biashara elimu afya au utawala inategemea mtu au kundi la watu wenye uchusi na uwezo wa kushugulikia changamoto sinaso jitokesa. Katika familia, shule au ofisi rasilimali watu utoa mchango wa moja kwa moja katika kuhakikisha kila chambo linafanyika kwa usahihi na kwa wakati. Hii inaonyesha kwamba maisha ya kila siku ya ayanaweza kuendelea pila dhamani ya binadamu pinafsi na mchango wake katika rasilimali hizi. Kwa jamii, rasilimaliwatu nikiini cha maendeleo kwani wanapo shirikiana kwa ufanisi huunda mifumo inayo fanikisha ustawi wa kizamii na uchumi. Habari sarasilimali watu nipana na senye nguvu kubwa. Kijamii rasilimali watu uchangia mshikamano, maadili na maendeleo ya jamii kwa sababu watu wanapo shirikiana wanajifunja kutoka kwa kila mmoja na kuendeleza mtasamo wa mshikamani. Kiuchumi, ngufu kasi senye uchusi na nidhamu uongesa ticha, uchochea ukuaji wa biashara na kuimarisha, tasinia za ndani na za kigeni, kitaaluma na kielimu. Rasilmali watu wanafunzi na wafanyikasi wenye ujusi uendeleza elimu, uanzisha miradis ya upunifu na kuongeza uwezo wa taifa katika teknolojia na sayanzi. Kitamaduni, rasilmali watu uchangia kupufali hiritu wa jami kuendeleza sana na kuimarisha maadili yanayo usiana na kazi za mshikamano wa kijami. Hivo pasi, rasilimaliwatu siyo tu idadi ya wafanyikasi. Pali ni mzingi wa maendeleo ya kijami kiuchumi, kielimu na kitamaduni. Pinafsi, rasilmali watu sinuathiri maisha yangu kwa njia ya pekee. Mimi huwa naamini kila ninap. Shiriki iyo ni shule ofisi au kundi cha kijami. Kwani napata nafasi ya kujifunza, kutoka kwa wengine, kushirikiana na kuongeza ujusi wangu. Pinafsi. Nafanya chitihada ya kuhakikisha kuwa mchango wangu unadhaminiwa na kwamba inaendelea kuboresha ujusi wangu ili kusaidia timu au chami ninayoshirikiana nayo. Kwa mfano, katika mradi wowote niliohusika niliichifunza jinsi ya kushirikiana kwa eshima kusikiliza wengine na kutoa mawazo yenye. Tija, chambo ambalo limeniimarisha kipinafsi na kitaalamu. Rasimaliwatu linaniwesesha kuwa sehemu ya mfumo mkubwa kuongeza hisia sa mshikamano na kujiona muhimu katika maendeleo ya jamii yangu. Kutafakari kuhusu rasimaliwatu kuna nifunza mambo muhimu kuhusu nidhamu, wachipikaji na dhamani ya kushirikiana na wengine. Nimejifunza kuwa ngufu ya mtu pinafsi aina maana pila kushirikiana na wengine. Na kwamba kila mchango mdogo au mkubwa unaadhari kwenye ufanisi wajuu. Changamoto saa kushirikiana na watu wenye mtasamo tufauti. Sime nifundisha ufumilifu mawasiliano mazuri na mpini wa kutatua migongano kwa eshima. Faiza ya kuelewa rasimaliwatu nikuwa umeniwezesha kutumia uwezo wangu kikamilifu. Kushirikiana kwa ufanisi na kuendeleza ujusi wangu pinafisi sambapa na maendeleo ya jumla ya jami shirika.

Nisaidie ni neno la ombi linalotokana na kitenzi saidia likiwa na maana kuomba msaada kutoka kwa mtu mwingine ili kupunguza tatizo changamoto au uzito wa chugumu fulani. Kimsingi neno hili huonyesha hali ya wuitavu unyenyekevu na utambuso kwa kuwa binadamu hawawezi kujitoshelesha katika kiwanjani Neno ni lano pepa mana ya kuwasiliana na wengine kwa heshima na matumaine kuamba msada unawatolewa utaleta suluhisho au nafuu katika hali ulyo. Hivo neno nisaidia ni kauli ya udaifu piki. Pali pia ni ishara ya ekima na kutambua mpaka ya uweso punafsi katika maisha ya kila siku. Neno nisaidia utumika mara nyingi katika familia, shule, kazini na katika jamii kwa ujumi. Mtoto anaweza kumambia mzazi waki, nisaidia kufanya kasi ya shule, kufanyi kazi, anaweza kumomba mzake, nisaidia kukambihisha chukumu. Na muana jamii anaweza kulitaka, kulitamuka neno hili anapo kutana na changamoto kumbo. Umuhimu wake unaonakana katika kuimarisha ushirikiano, mshikamana na mawazigiana kati ya watu. Kwa kutumia neno nisaidia, mtu uchenga darasa la maelewana na kuondwa hisia ya kutitenga. Hiyo kuyifanya jamii iwe na msingi wa kusaidiana na kuhurumiana. Hadhari neno nisaidia katika jamii njipana na zinangusa nyanja nyingi samaisha. Kizami, matumisi ya neno hili uimarisha mausiano kwa sababu uchenga utamaduni wa kusaidiana na kuelewana. Ambapo mtu uwona kuwa matatiso ya mmoja nisahemu ya maisha ya wote. Kiuchungu, neno nisaidili naweza kuwa mwanzo wa ushirikiano, wakasi, biashara au miradi ya pamutu. Nambapo mtu mmoja uleta wazo na mgini uleta nguku au rasalimani. Nakua na kwa pamoja uunda maendeleo, kitamaduni neno hili linaakisi madili ya utu, nduma na mshikamani. Elipo pandikiswa katika jamii nyingi sa Afrika, ambapo mtu anaomba na kutuwa msaada ni sahimu ya maisha ya kila siku. Kielimu nena nisaidia uchochea mwanafunzi kubisa maswali kuomba ufafanuse na kushirikiana na wenzao. Jambo linaloongesa uwelewa na kuimarisha maarifa. Kwa ujumla, neno nisaidia ni mihili wa mauziano ya kijami na maendolo ya pamoja. Kwa upanda wangu binafsi, neno nisaidia limekua muhimu ya sana maishani mwangu ya kila siku. Mimi nilitumia nilipo kutana na kasi au hali iliwe msibu uwe wangu. Hili niwe katika masomo kasi na maisha ya kawada. Nilipo sema nisaidia na jihisi kama ninafungua kutoka mzigo na kujilazimisha kufanya kile kitu peke ya angu, na badala yake na jipa nafasi ya kushirikiana na wengine. Kwa mfano, wakati ninaapukua na tatizo la kueleo jambo funani, kumuambia mwanzangu nisaidia unifanya nipate mwanga, mpya na mtasamo tofauti unao nisaidia kukua kielimu na kiakili. Katika maisha ya kila siku, nena hili unifanya nijifunza unyenyekefu kwani na kubali kuwasiwezi kujua au kufanya kila kitu pake yangu. Pia unisaidia kuchenga uhusiano wakaribu na watu wanao nisunguka. Kwa sababu wanapo jibu ombi langu na hisi kudhaminiwa na kuweleweka. Jambo linalo ongesa imani na eshima kati yangu na wahu. Kutaka fakari kwa kina juu ya nena nisaidio kumilata mafunzo mengi katika maisha yangu. Imejifunza kuwa kuomba msaada siishara ya udhaifu. Pale ni dalili ya ujasiri na kukiri, kukitaji na kutafuta suhuhisho. Changamoto kubwa ni nayo kutana na ayo ni hofu ya kuonekana dhahifu mbili ya wengi. Lakini kadiri nilifu ya soya nilitumia neno hili nilitambua watu wengi huwa tayari kusaidia kwa hiyari anapoona uaminifu na unye nye kefu. Esia sinazo tokana na kusema nisaidia ni mchanga njiko wa hofu na matumaini. Lakini mara nyingi uishia kuwa fura na faraja pale msaada unapopatikani. Hadhari chanya ya neno hii ni kuchenga mwenye wa ushirikiano na kupunguza mzongo wa mwazo.

Kabisa ni neno la kielezi linalo tumika kuonyesha kiwango chachu cha huhakika kamilifu au msisitiso wa chambo fulani. Kimizingi, neno hili uongezwa katika sentenzi hili kusisitisa kwamba jambo linalo tajwa alina shaka, alijapungua wala alijabadilisha. Ni neno linalo pepa maana ya kutipitisha kwa ngufu kauli au isia ya msemanji na mara nyingi utumika kuonyesha msimamo dhapiti na makubwa liano kamili. Hivyo pasi, kabisa n neno dogo kwa umbo lakini lenye uzito mkubwa. Katika kutoa maana kamili ya waso linalo tumiwa. Katika matumizi ya kila siku, neno kabisa ujitokesa katika mazungumzo ya kawaida maandishi na hata katika otuba rasmi. Utumiwa kuonyesha kukubali chambo kwa kiwango cha juu, kupinga kwa msisitiso au kuelezea hali iliofikia mwisho wake. Kwa mfano, mtu anaweza kusema anakupaliana kabisa au amechoka kabisa. Akimaanisha kuwa hakuna nafasi ya nusu au shaka katika hali hiyo. Umuimu wa nena hili, unaonekana katika uwezo wake wa kuimarisha mawasiliano kwani umsaidia msemazi kueleza kwa wasi hisia. Msimamo na hali iliyoko. Katika jamii, matumisi ya neno hili usaidia mtu kuelewana na kwa uraisi kwa sababu uondoa sintofahamu na kueka wazi msimamo wa msemaji katika mazungumso na maamusi. Atari saaneni kabisa katika nyanja za kijamii kielimu na kitamaduni ni pana na sina maana kubwa. Kijamii, nena hilo uimarisha mausiano na kuweka wazi msimamu na isia, hivo kupungusa migogoro inavyowesa kusababishwa na maneno yenye utata. Kia akademia, kabisa utumiwa kususitiza ocha matukio au itimisho kwa hivyo usaidia katika uwasilishaji wa mawaso kwa uwazi na utapiti. Kitamaduni, neno hili uonyesha mtindo wa mawasiliano unaodhamini ukweli na mtimamo. Kwani jamii nyingi upendelea kauli zisiso wasi, badala ya senye kuwacha nafasi ya mashaka. Kwa ujumla, kabisa uchangia katika kuchenga lugha yenye ngufu ya kusisitisa, kufanua na kuimarisha uchumbe unaotolewa. Na hivo kuwa sahemu muhimu ya mawasiliano ya binandamu. Kwa upanda wangu pinafisi, neno kabisa limekua sehemu ya kawaida katika masungumso na mawazo yangu ya kila siku. Mimi hulitumia ninapotaka kuonesha msimamu wangu pila kusita. Iwe ni katika kukubali chambo au kukataa kwa uhakika. Wakati ninaposema nakubaliana kabisa na waso fulani, hua na maana kwamba nimelitafakari kwa kina na nime ridhika nalo kwa kiwango chachu. Pia ulitumia kuelesea hali zangu za kihisia. Kama file ninapo sema nimefrai kabisa au nimechoka kabisa. Hali inayo nisaidia kuelesea kwa uwazi kile ninachopitia ndani yangu katika maamusi yangu ya kila siku. Neno kabisa unikumbusha umuimu wa kua na msimamo na kutoyumba yumba katika mambo ninayo amini ni sahihi. Hivyo matumisi ya neno hili yamenisaidia kuchenga mawasiliano yalio wasi na mausiano yanayo eleweka kwa uraisi kati yangu na watu ninayo ishi nao. Kutafakari kwa kina kuhusu neno kabisa kuna nifunza mingi kuhusu ngufu ya lugha katika kuunda uhalizia wa maisha Nimejifunza kuwa neno moja linaweza kubadili uzito wa sentensi nzima na kuathiri namna uchunda unavyopelekewa Unafyopokelewa, changamoto ninayo kutana nayo ni kuhakikisha kwamba nalitumia neno kabisa kwa busara pila kufanya lipoteze maana kwa matumizi ya kupindukia. Izia sinazo usiana na neno hilo, mara nyingi ni za uwakika za kujiamina. Lakini wakati mwingine huweza kuleta mgongano pale ninapo litumia katika Hali ambazo wengine awako tayari kuyakubali msimamo wangu. Hata hivo hali hiyo unifundisha kuajipu.

Maendeleo ni mchakato wa kubadilika kutoka hali ya chini kuenda hali ya juu katika nyanja mbalimbali za maisha ya binadami. Kwa maana ya msingi maendeleo yanahusisha kuboreshwa Kwa hali ya maisha kuongezeka kwa maarifa na ujuzi pamoja na kuimarika kwa mifumo ya kijamii na kiuchumi. Si jambo la ghafla bali ni safari inayohitaji mipango, juhudi na ushirikiano wa watu wengi. Maendeleo uweza kupimwa kwa viwango vya elimu, afya teknolojia na ustawi wa jamii. Na hiyo kuwa kiashiria cha muelekeo wa kijamii au mtu binafsi katika kujenga maisha bora. Katika matumisi ya kila siku Neno maendeleo utumika kuelezea mabadiliko cha eneo yanayoonekana katika maisha ya mtu familia au jamii mtu anapopata elimu bora, anapopanua biashara yake au anapoboreshwa kwa mazingira ya makazi, usemwa amepiga hatua ya maendeleo. Umuhimu wa maendeleo unaonekana katika uwezo wake wakuboresha maisha na kutoa matumaini ya baadae bora. Katika jamii, maendeleo umaarisha miondo mbinu, huduma za kijamii na fursa za ajira. Hali inayowezesha watu kuhishi kwa familia na kwa heshima. Uhusiano wake na maisha ya kila siku ni mkubwa. Kwani kila mtu utamani kuona hali yake ikiboreka hatua kwa hatua. Hadhari za maendeleo nipana na zinanguza nyanja nyingi za maisha. Kijamii, maendeleo uongeza mshikamano na matumaini. Kwani watu wanapo ona mabadiliko chenye ujenga imani katika juhudi za pamoja Kiuchumi, maendeleo uongeza uzalishaji uleta fursa za ajira na uchochea ubunifu katika biashara na viwanda, Kielimu, maendeleo huimarisha mifumo ya kujifunza na kufundisha na hivo kuzalisha watu wenye ujuzi unaohitajika katika soko na ajira Kitamaduni maendeleo huadhiri mtindo wa maisha na mawasiliano uku yakitoa nafasi ya kuchanganya mila za jani na mitazamo mapya ya kisasa. Ata hivo maendeleo pia yanaweza kuleta changamoto kama kupotea kwa baadhi ya tamaduni na kuongezeka kwa tafauti za kiuchumi. Jambo linalo itaji busara katika kuyasimamia ili yalete manufa kwa wote. Kwa upande wangu, binafsi, maendeleo yamekua sahemu muhimu ya safari yangu ya maisha. Mimi uliona maendeleo kama mchakato wa kujiboresha kila siku. Kuanzia katika elimu kazi, hadi katika tabia na fikra zangu. Kila ninapojifunza jambo jipya au kuboresha ujuzi wangu. Kujihisi kama nimepiga hatua moja mbele katika safari ya maendeleo yangu, binafsi. Katika maisha ya kawaida, maendeleo yanaonekana katika jinsi, ninavyopanga malengo yangu. Jinsi ninavyotumia muda wangu na namna, ninavyojitahidi kuwa bora zaidi kuliko ninavyofanya jana. Kwa mfano, ninapofanikiwa katika kutatua changamoto niliyokuwa nikikwepa awali. Uone ni kama maendeleo, si tu ya kiutendo bali pia nikiakili na kihisia. Hali ya kunipa motisha ya kuendelea kujituma kwa sababu najua kuwa mabadiliko madogo yanalifaya leo kuleta matokeo makubwa kesho. Maendeleo kwa mtazamo wangu si kupata mali au cheo bali na huwa na uwezo wa kufanya maamuzi bora kwa kuwasiliana vizuri na wengine na kuishi kwa maadili yaliyojengwa mimi na jamii yangu. Kutafakari kuhusu maendeleo kunanifunza mengi kuhusu subira, nidhamu na uwajibikaji binafsi Nimejifunza kuwa maendeleo hayaji kwa haraka. Bali yanahitaji mipango ya muda mrefu na juhudi endelefu changamoto ninazo kutana nazi njiani kama kushindwa kutimiza lengo kwa wakati au kukumbana na vikwazo vya kifedha na kiakili unifundisha umuhimu wa kutokata tamaa na kuendelea kutafuta mbinu mpia. Hisia sinazohusiana na maendeleo na mchanganyiko wa matumaini, hofu na furaha Kwani kila hatua mpya huleta matarajio mapya pamoja na majukumu mapya.

Nakili ni neno linalo maanisha kuiga kuamasisha, au kuandika upya jambo linalo kwisha kuandikwa, au kufanya na mtu mwingine pila kubadilisha maudhui yake ya msingi. Kimsingi neno hili uonyesha tendo la kurudia kitu kulichopo tayari, iwe ni maandishi waso au kasi fulani. Katika mukdata wa lugha ya na elimu, nakili uweza kumaanisha kuandika tena sentense au maandishi kama yalifyo au kutumia kasi ya mtu mwingine kama yako mwenyewe. Hivyo neno nakili hupeba maana ya uingaji na urudaji, urudiaji wa kasi au mawazo yaliotangulia kuwepo. Katika matumizi ya kila siku, neno nakili ujitokeza, sana katika mazingira ya shule ofisi na hata katika teknolojia ya kisasi. Wanafunzi anaweza kuambiwa, anakili sentenzi kutoka kitabu, mfanyakasi anaweza kuagiza, anakili taarifa kutoka, faili moja kuenda chingine. Na katika simu au kompyuta mtu hutumia Android ya kunakili na kupandika taarifa. Umuimu wake unaonekana katika huraisi, unaopatikana wa kuhamasisha taarifa pila kupotesa maana yake. Kwa jamii, neno na kili linausiano, uhusiano mkubwa na mawasiliano na uhifadhi wa maarifa. Kwani linasaidia kueneza taarifa kwa haraka na kwa usahihi. Hata hifo, matumizi yake yanaitaji uwangalifu. Ili asifuke mipaka ya maadili na uaminifu. Asa katika maswala ya elimu na kasi ya kitaaluma. Hathari sa neno na kili katika nyanja sa kijamii, kielimu na kichumi mpana. Kijamii kunakili kunaweza kusaidia kusambasa maarifa na taarifa muhimu kwa watu wengi kwa muda mfupi. Jambo linalo ongeza, ufahamu wapamoja. Kielimu, kunakili kunaweza kuwa njia ya kujifunza, pale mwanafunzi anapoandika upya maelezo ili kuwaelewa vizuri. Lakini pia kunaweza kuleta agari asi, endapo kuna tumika kama njia ya kudanganya au kukwepa kujifunza kwa kina kiichumi. Nakili katika teknolojia huchangia kiasi ya kasi na ufanisi katika mashirika, lakini pia inaweza kuathiri haki za wapunifu, endapo kazi zao zita kaniliwa pila ruhusa. Kitamaduni, nakili uadhiri mtasamo wa jamii, kuhusu uhalisia na upunifu, kwani huweka mbaka kati ya kuiga na kuunda kitu kipo. Hivo neno nakili lina adhari mbili, chanya na hasi, kulingana na namna inavyotumiwa. Kwa upande wangu pinafsi, neno nakili imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Hasa katika masomo na matumisi ya teknolojia. Mimi utumia kunakili pale ninapo itaji, kuhamasisha taarifa muhimu kutoka chanzo kimoja kuenda kingine ili nipange vizuri kasi zangu. Wakati wa masomo, nilyokuwa nikitumia kunakili baadhi ya nukuu au maelezo kutoka kitabu au fyanso fya mtandaoni ili kuyahifadhi kwa matumisi ya baadae, lakini kuchitahidi kuyaelewa na kuyaandika kwa maneno yangu mwenyewe. Katika maisha ya kawaida, minapo tumia simu au kompyuta, kunakili kuna nirahisishia kazi kwa kuokoa muda na kupunguza makosa ya kuandika upya. Hata hivo, uzoefu wangu umenifundisha kuwa, si kila kitu kinacho nakiliwa kinapaswa kupaki kama ilivyo, bali kinaitaji kufikiriwa na kuchakatwa ili kiwe sehemu ya maarifa yangu binafsi. Hii imenisaidia kutambua kuwa nakili ni chombo tu na dhamani yake utagemea jinsi ni navyo kitumia katika kuchenga uwelewa na uwezo wangu. Kutafakari kuhusu, neno nakili kuna nifunza mengi kuhusu, uwaminifu, upunifu na uwachipikaji wa kielimu na kimaadili. Nimejifunza kuwa kunakili pila kuelewa njia rahisi lakini isio na faida ya muda mrefu. Kwa sababu ainichengi kiakili wala kunipa uwezo wa kujitegemea. Changamoto kubwa nilio kutana nayo ni macharabu ya kunakili ili kuokua muda na kuchiepusha kasi ngumu ya kufikiri.

Nenda ni neno la hamri nilalotokana na kitensi kuenda. Likiwa na maana ya kusonga kutoka mahali ulipo kuelekea mahali pengine. Kimsingi, neno hili utumika kuonyesha mwelekeo wa hatua au uamusi wa kuwacha hali ya sasa na kuingia katika hali nyingine. Maana yake ya msingi aishi katika muendo ya kimwili, peke mbali pia hujumuisha mwendo wa kiakili na kihisia ambapo mtu huamua kuachana na waso hau hali fulani na kuelekea mabadiliko mapya katika maisha yake. Katika matumizi ya kawaida, neeno nenda hutumika katika mawasiliano ya kila siku kuagiza, kushahuri au kuhimiza mtu achukue hatua fulani. Linaweza kutumika katika mazingira ya nyumbani, shuleni, kazini au katika jamii kwa ujumla. Umuimu wake unaonekana katika uwezo wakuanzisha, muendo na kuchochea utekelezaji wa majukumu. Katika maisha ya kila siku, neno huhusishwa na uajibikaji na utekelezaji wa majukumu kwa kuwa huashiria muanzo wa safari au utekelezaji wa jukumu lililokusudiwa jamii hutegemea vitendo vinavyoanza kwa kauli kama nenda. Ili kuhakikisha kasi zinafanyika kwa malengo yanatimizwa Kwa mtasamo mpana, neno lenda lina hatari kubwa katika jamii. Kiuchumi na kielimu kwa sababu, linahusiana moja kwa moja na dhana ya atua na maendeleo. Kijamii linahimiza kushiriki katika shughuli mbali mbali kama kasi sa kijamii, ibada na mikutano kwa hivyo kuimarisha mshikamano na ushirikiano. Kiuchumi, nenda uwakilisha mwanzo wa usalishaji kwa kuwa mtu anapoambiwa nenda kasini au sokoni anansa mchakato unaoweza kuleta kipato na kungusa uchumi. Kielimu nendo nenda linatokana na katika muktada wa kuenda shule au kutafuta marifa mapya. Jambo linaloendeleza uwezo wa mtu pinafsi na chamii kwa ujumla. Hadhari isi uonyesha kuwa neno hili ingawa linaonekana dogo na raisi lina ngufu ya kuendesha mfumo mkubwa ya kijamii na kiuchumi kwa kuhimiza muendo na utekelezaji wa majukumu ya kila siku. Kwa upande wangu binafsi, neno nenda limekuwa na nafasi muhimu katika maisha yangu ya kila siku, kwa sababu mara mingi linahamasisha kuchukua hatua badala ya kusumbiri. Mimi hulitafsiri neno hili kama wito wa kujiondoa katika hali ya kusita na kwanza safari ya kutimiza malengo yangu. Kila ninapo chikuta nikihisi hofu au mashaka kuhusu uamusi fulani. Neno nenda unichia akilini kama sauti ya undani, inayoniambia nichukue hatua. Katika maisha ya kawaida, nenda hujitokoa uchitokeza ninapoamua kuondoka, nyumbani mapema kutafuta, maarifa au risiki ninapochangua, kuenda kusikiliza ushauri wa watu wenye uzoefu, au ninapo chipa uchasiri wa kuenda, kujaribu jambo jipya ambalo sijawai kulifanya hapo awali. Kwa kufanya ivo najifunza kuwa kusonga mbele ni sehemu ya kukua na kubadilika na kwamba kukaa hali pamoja kwa muda mrefu unaweza kunizuia kuona fursa mpya. Neno nenda kwangu uli alimanishi tu mwendo wa mguu mbali ni ishara ya uamusi na kubadilisha mwelekeo wa maisha yangu na kuchagua atua badala ya kusubiri hali ibadilike yenyewe. Kutafakari kuhusu neno nenda kunanifundisha umuimu wa ujasiri na uachipikaji katika maisha. Nimejifunza kus kuwa kusema nenda kuna itaji imani katika uwezo wangu na katika hatima nayoielekea. Hata kama safari inaonekana kuwa na changamoto. Changamoto kubwa nayokutana nayo ni ofu ya kushindwa au kufanya makosa. Lakini neno nenda unikumbusha kuwa makosa ni sehemu ya safari ya kujifunza. Hizia sinazo usiana na neno hili ni mchanganiko wa ofu na matumaini. Kwani kila atua mpya uleta hathari pamoja na fursa. Athari chanya na kufuata neno nenda ni kuwa kunichengea. Kujiamini na kunifanya ni jione kama mshiriki hai.

Mteja ni mtu anayenufaika na kununua bidhaa huduma na ushauri kutoka kwa mfanyabiashara kampuni au taasisi fulani. Kwa maneno mengine, mteja ndiye kiini cha uhusiano wa kibiashara kwani bila mteja kununua bidhaa inayouzwa wala huduma inayotumika. Mteja sio tu mmiliki wa mali, au mpokeaji wa huduma bali pia ni kipimo cha mafanikio ya biashara au shirika. Kwani mahitaji matakwa au kuridhika kwake huamua umaarufu na ukuwaji wa taasisi. Katika muktadha wa kijamii, mteja huwakilisha sauti ya umma na ni sehemu muhimu wa muundo wa kijamii na wakiuchumi na kijamii wa jamii. Matumizi ya neno mteja ni wazi katika maisha yetu ya kila siku. Tunawoana wateja katika maduka benki hospitali na hata huduma za mtandao. Uhusiano kati ya mteja na mtu wa huduma na msingi wa biashara yoyote kuridhika kwa mteja kuna sababisha uhusiano wa kudumu na biashara. Huku kutojali mahitaji yake kuna haribu sifa na mapato. Hivyo basi mteja sio tu mtu anayepewa huduma. Bali ni kielelezo ya uhusiano, unaohusiana na heshima, wajibikaji na ubora wa huduma. Katika jamii, mteja ni kielelezo ya mahitaji ya wananchi na huchangia maendeleo ya kiuchumi kwa kushirikiana na biashara na taasisi mbali mbali. Athari za mteja ni pana na zinaguza kila nyanja ya maisha. Kijamii, mteja huchochea ubunifu na utendaji bora kwa wanatoa huduma ili kuhakikisha wanatimiza matarajio yao. Kiuchumi mteja ni msingi wa soko kwani mapato ya biashara yanategemea mahitaji na ushawishi wake. Kitamaduni, mteja hufanya watu kuheshimiana kwani mahusiano mazuri yanategemea heshima na maadili mema. Katika elimu, kuelewa mteja kuna saidia watu kutambua umuhimu wa mawasiliano. Uhusiano wa kibiashara na mbinu za kushughulikia tatizo kwa ustadi. Hatari hizi zinaonyesha kwamba mteja si kipengele cha kaweda katika jamii. Bali ni himili wa maendeleo na mshiko wa maadili ya biashara. Kwa upande wangu binafsi, nafasi ya mteja inaonekana kila siku katika maisha yangu. Naona jinsi ninapofanya maamuzi ya ununuzi kuamua ni bidhaa ipi nitumie au ni huduma ipi nitakayokuwa nayo. Haya yote ni maonyesho ya uhusiano wangu kama mteja. Kwa mfano, napenda kununua bidhaa ambazo zinanipa uhakika wa ubora na huduma bora. Na maana nyingine napinga maoni au kutoa mregesho pale huduma isipo timizwa. Hali hii inanifanya nijisikie sahemu ya mchakato wa biashara na kunipa hisia za umuhimu na uwajibikaji. Uzoefu huu umenifundisha jinsi wateja. Anavyoweza kuathiri taswira ya biashara na jinsi ubora wa maamuzi yangu yanavyochangia. Sio tu kwenye kuridhika kwangu. Bali pia kwenye maendeleo ya bidhaa na huduma. Kutafakari juu ya nafasi za mteja kumefili. Kunifundisha dhamani ya heshima, uwajibikaji na uhusiano mzuri kati ya watu wa huduma na wateja. Nimejifunza kwamba mteja anayelindwa kusikilizwa na kuheshimiwa huongeza dhamani yake katika mfumo wa biashara na kijamii. Changamoto nyingi hupatikana pale ambapo mteja hajapewa kipaumbele au mahitaji yake hayazingatiwi. Na hii inaweza kusababisha kutokuridhika hasira na kupoteza wateja. Hata hivyo, hisia chanya zinazotokana na kutumizwa kwa matarajio ya mteja mkubwa. Kwani zinaunda urafiki wa kudumu, kuimarisha imani na kuongeza ustawi wa pande zote. Faida zinazo husiana na uhusiano huu ni dahili. Mteja anayeridhika huendelea kununua kushirikisha uzoefu wake chanya kwa wengine. Na hivyo kuongeza dhamana ya kijamii na kiuchumi kwa wote. Katika mtazamo wa badaye, neno mteja linaendelea kuwa muhimu katika ukuwaji wangu binafsi na katika kufafanua jinsi ninavyoshirikiana na wengine wote mahali kote.

Nyumba ni sehemu au kimbilio la makazi lilojengwa ili kutoa hifadhi, faraja na usalama kwa watu wanaoishi ndani yake. Kwa maana nyingine nyumba si tu ukuta na paa pale na mahali ambapo familia huunda historia, mahusiano huimarishwa na maisha ya kila siku huendelea nyumba inaweza kuwa ni kudumu au ya muda ya kifahari au urahisi, lakini lengo lake kuu daima ni kuunda mazingira ya kuishi kwa huru, amani na kwa heshima. Kwa hivyo, nyumba ni msingi wa maisha ya binadamu kwani hutoa mahali pa kulala, kula, kujifunza na kuendeleza maadili ya kijamii. Maisha ya kila siku yanategemea nyumba kwa kiwango kikubwa. Nyumba ni mahali pa kwanza kumalizia kila siku. Ni sehemu ya msingi ya kuhifadhi na faraja. Katika jamii, nyumba huashiria hali utamaduni na historia ya familia. Kwani kila nyumba inasimulizi zake kupitia vitu vilivyo ndani yake, miundo yake na rangi zake. Pia nyumba ni kiungo muhimu cha kiuchumi kwani inahusiana na uwekezaji, usalama, amani na dhamani za kijamii. Hakika, kila mtu anapohitaji kukaa na kuishi. Nyumba inakuwa kimbilio cha msingi cha maisha na hivyo kuifanya kuwa jambo lenye umuhimu mkubwa katika maisha ya kila binadamu. Adhari za nyumba ni kubwa na zinagusa nyanja nyingi za maisha. Kijamii nyumba huunda mazingira ya malezi bora kwa watoto na huchangia uhusiano wa familia kuwa dhabiti. Kiuchumi, nyumba ni mali yenye dhamana na ni sehemu ya uwekezaji wa muda mrefu. Kwani inasaidia familia kuwa na usalama wa kifedha na uhakika wa makazi. Kitamaduni, nyumba inaonyesha historia, mila na desturi za familia au jamii kwani miundo, mapambo na nafasi za ndani huwakilisha uridhi wa kizazi. Aidha, kielimu, nyumba ni sehemu ya kujifunzia maadili ya utunzaji, usafi na utaratibu Jambo ambalo huchangia utu na tabia za jamii Kwa hivyo nyumba si tu kimbilio la kimwili bali ni kipimo ya ustawi wa familia na jamii kwa ujumla Kwa upande wangu binafsi, nyumba ni sehemu ya kipeke katika maisha yangu. Mimi ninaona nyumba kama kimbilio chenye faraja na amani. Mahali ambapo naweza kupumzika baada ya shughuli za siku njema. Katika nyumba yangu nina nafasi ya kuwa mimi mwenyewe nafanya maamuzi na kuunda mazingira yanayolingana na utu wangu. Pia nyumba huunda mwelekezo wa historia ya familia. Kila pembe na chumba kina simulizi yake. Kumbu kumbu na hisia uwepo wa nyumba umenifanya niwe na hisia ya salama na utulivu. Jambo linaloniwezesha kushughulikia changamoto za maisha kwa makini zaidi na kwa moyo wa utulivu. Kutafakari juu ya nyumba kunanifundisha dhamani ya hifadhi, umoja na familia na uwajibikaji wa kudumisha utulivu wa nyumba. Nimejifunza kwamba nyumba inayotunzwa vizuri huongeza ustawi wa kila mmoja. Huimarisha mahusiano ya kijamii na huunda mazingira chanya ya ukuwaji wa kibinafsi. Changamoto zinazo jitokeza mara nyingi ni ukosefu wa nafasi matengenezo au migogoro ya familia. Lakini faida za kuwa na nyumba bora ni kubwa. Ni chanzo cha amani, udhabiti na furaha ya kweli. Pia nyumba huunda hisia ya kufahamiana na jirami na jamii. Jambo linaloongeza mshikamano wa kijamii. Mtazamo wa baadae, nyumba inaendelea kuwa muhimu katika ukuwaji wangu binafsi na katika maono yangu ya maisha. Ni sehemu inayoniwajibisha kudhamani nafasi yangu kuunda urafiki na kuheshimiana na wenzangu. Pia nyumba inanisaidia kupanga malengo yangu kutimiza ndoto na kuunda maadili yangu ya maisha. Kuishi katika nyumba yenye utulivu na mpangilio mzuri kunaleta mtazamo chanya wa maisha. Kunachochea ubunifu na kuniwacha nikiwa na msukumo wa kuhakikisha maisha yangu ya baadae yanaendelea kwa amani, heshima na ustawi wa kweli. Nyumba sio tu kimbilio cha kimwili, bali ni msingi wa utu, mwelekeo wa fikira na sehemu ya kudumu.

Malipo nikitendo cha au mchakato wa kutoa pesa rasimali au dhamani nyingine kwa mtu au taasisi kama fidia nunusi au huduma iliyotolewa kwa maneno mengine malipo ni njia ya kuha kikisha kuwa kila huduma au bidhaa inapata dhamani yake sahihi na mteja au mpokeaji anatimiza wajibu wake waki fedha malipo ya naweza kuwa ya moja kwa moja kwa fedha za slimu kwa kadi sa benki au kwa mfumo wa kielektroniki. Lakini lengo lake daima ni kuha kikisha uwiano haki na utabidi katika shughuli sa kijamii na kiuchumi. Kwa hivo, malipo siitu kipengele cha kibiashara. Bali pia ni msingi wa heshima, wajibikaji na kua miniana kati pande sinazo shirikiana matumizi ya malipo ya kila siku na yanaadhiri maisha ya kila mmoja. Tunafanya malipo kila tunaponunua bithaa sokoni, tunapolipa bili sa huduma, au tunapotoa fidia kwa kase sinaso fanywa. Katika jamii, malipo ni kiashiria cha wajibikaji na heshima kwani uonyesha kuwa kila mtu anadhamini kasi zake au bidhaa ya mwingine. Pia malipo uimarisha uhusiano wa kijamii na kiuchumi kwani biashara na huduma asingiweza kufanikishwa bila uhakika wa malipo sahihi kwa wakati. Kwa hivo, malipo ni msingi wa mawasiliano kibiashara na jamii kwani utoa utipithi uwiano na uwachipikaji katika kila shughuli. Athari sa malipo ni kubwa na zinagusa nyanja nyingi sa maisha. Jamii malipo huchangia kuunda heshima na kuaminiana kati ya watu kwani kila mmoja anapo tipitisha dhamani ya kasi au bidhaa sa mwenzake kiuchumi. Malipo ni msingi wa soko, kwa ni mapato ya biashari, mshahara na maendeleo ya kiuchumi. Yanategemea ufanisi na wajipikaji wa malipo. Kitamaduni, malipo uchangia katika kudumisha maadili ya heshma. Usawa na uwajibikaji huku pia kuonyesha namna tinti inavyo shirikiana ki biashara. Kielimu, uelewa na wa malipo ufundisha wadodo na vijana dhamani ya kasi, uhakika wa fedha na uwajibikaji katika kila shughuli. Hivo pasi malipo si itu kipengele cha kifedha, bali pia nikipimo cha maadili na ustawi wakijamii. Kwa upande wangu pinafsi, malipo yanaonekana kila siku katika maisha yangu ya kila siku. Mimi ninafanya malipo mara kwa mara, kuanzia kununua chakula kulipa pili sa shule au huduma katika kutoka fedha kwa marafiki au familia kwa misaada fulani. Malipo haya ya natufundisha umuhimu wa mpangilio uwajipikaji na uhakika wa fedha. Kwani kushindwa kufanya malipo kwa wakati kunaweza kuleta changamoto au migogoro. Pia malipo uniweka kwenye mtasamu wa kuzingatia maamuzi yangu ya kifedha, kuchagua kipi kinachopaswa kununuliwa na kuhakikisha kwamba kila dhamani iliyotolewa ina rudishwa kwa haki. Usoevu huu umenifundisha kuwa malipo si tu kitendo cha kifedha, pale nisehemu ya maadili ya kila siku na tabia ya heshima kwa wengine. Kutafakari kuhusu malipo kuna nifundisha kuhusu kina kuhusu uwajipikaji heshima na mapangilio ya kasi ya maisha Nimejifunza kwamba kufanya malipo kwa wakati na kwa uwazi uhimarisha uhusiano msuri kwa wa kijamii na kibiashara Changamodo sinaso jitokeza mara nyingi ni ukosefu wa fedha ucheleweshaji au malipo ya siyo sahihi. Lakini faida ya kufanya malipo kwa umakini ni kumu. Ongesa uaminifu, uimarisha heshima na kutoa utulivu wa kifedha na kisaikolojia. Haidha, malipo uchangia katika kujenga tabia ya uwachipikaji na mpangilio wa maisha. Jambu linalo nifanya niwe mtu wa kuaminika katika familia. Kasi na jamii kwa ujumla kwa mtasamo wa baadaye malipo yanaendelea kwa muhimu katika ukuwaji wangu binafsi na katika kuunda.

Asante ni neno fupi lenye maana kubwa. Linalo tumika kuelezea shukrani, kuthamini jitihada za mtu na kuonyesha heshima kwa kile alichokufanyia mtu mwingine. Ni neno linalobeba hisia za furaha, utambuzi na ukarimu na mara nyingi hutumika kwa mdomo au maandishi ili kuonyesha shukrani kwa matendo, msaada au maneno memo. Ingawa ni neno dogo kwa maana. Maana yake ni kubwa. Kwani huunda uhusiano chanya, heshima na mshikamano kati ya watu katika jamii. Matumizi ya neno asante ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku na yana umuhimu mkubwa katika kuimarisha mahusiano. Tunali sema kwa marafiki, familia, wenzetu, kazini au hata kwa waudumu katika huduma mbalimbali. Kwa jamii, neno hili hufanya mawasiliano kuwa na hisia chanya linapo punguza mgongano na kuimarisha mshikamano wa kijamii. Pia neno asante linaonyesha utu na heshima. Kwani mtu anaposhukuru huonyesha kuwa ametambua jitihada, muda na mali ya mwingine. Hivo basi maneno haya madogo yana uwezo wa kuunda uhusiano thabiti na kuimarisha maisha ya kila siku kwa njia ya heshima na upendo. Hadhari za asante ni kubwa na zinaguza kila nyanja ya maisha kijamii neno hili huchangia kuunda mazingira ya maelewano, heshima na mshikamano wa kijamii Kiuchumi kusema asante kwa watu wa huduma na wateja huchochea uhusiano wa kibiashara wenye furaha na uaminifu. Kitamaduni, neno hili linahusiana na umaadili mema. Kwani, linakazia shukrani na heshima kwa wengine. Jambo linalodumisha utamaduni na kuwa mwema na wa heshima. Kielimu, neno hii utufundisha watoto na vijana umuhimu wa kudhamini jitihanda za wengine na jinsi ya kuunda uhusiano bora na jamii. Kwa hivo, maneno haya madogo yenye dhamani isio ya kawaida katika maisha yetu. Kwani uhunda msingi wa mshikamano, heshima na utuzaji wa maandiri, neno. Kwa upande wangu binafsi, neno asante lina nafasi muhimu katika maisha yangu. Mimi kila siku nalitumia neno hili katika familia yangu ya mizani na hata watu waliokutana nao kwa mara ya kwanza. Ninaloliona kama daraja la kuunganisha watu, kuhimarisha mahusiano na kuonyesha heshima. Mara nyingi kueleza shukrani kunanifanya nijisike vizuri, kisaikolojia kwani ninapo shukuru, na kudhamini jiitihada ya wengine, najiona kuwa sehemu ya mshikamano, chanya wa kijamii. Pia neno hili linanifunza kuwa mwema wa makini kwa matendo yangu. Kwani kila tendo langu linaweza kuwa sababu ya mtu mwingine kusema asante. Tafakari juu ya neno asante. Kumezidi kunifundisha mafunzo ya kina. Nimejifunza kwamba kusema shukrani. Kutaniletea utu unyenyekefu na heshima kwa wengine. Changamoto zinazojitokeza mara nyingi ni pale mtu. Anaposhindwa kudhamini jitihada za wengine au pale neno hili linapokosekana katika mawasiliano. Jambo linaloweza kuharibu uhusiano. Hata hivo, faida za kutumia neno hii ni kubwa sana. Uimarisha mahusiano, uunda hisia chanya na kuongeza mshikamano wa kijamii. Pia maneno haya madogo hufundisha jinsi ya kudhamini kitu kidogo katika maisha. Kutoka kwa msaada mdogo wa jirani hadi jitianda kubwa za familia au wenzetu. Kwa mtazamo wa baadaye, neno Asante linaendelea kuwa muhimu katika ukuwaji wangu. Binafsi katika maadili yangu ya kila siku. Inaniletea tabia ya unyenyekefu kudhamini wengine na kuunda uhusiano chanya. Pia kunena neno hili kunanisaidia kushughulikia migongano kwa heshima, kuimarisha mshikamano wa kijamii na kuunda mazingira ya furaha na amani. Kwa hivo, asante si tu neno ndogo la heshima bali ni mwongozso wa maadili, mtazamo wa maisha na daraja la mshikamano kati ya binadamu.

Andika ni tendo linalomaanisha kuwasilisha mawazo hisia au taarifa kwa kutumia maneno yaliyoandikwa kwa karatasi, kompyuta au kifaa kingine cha kielektroniki. Njia ya mawasiliano inayowezesha mtu kueleza kile anachofikiria, kushirikisha habari au kuandika rekodi za matukio. Andika si tu kitendo cha msingi, bali ni chombo cha kufikisha ujumbe, kudumisha historia na kuendeleza elimu. Kwa maneno mengine, tendo la kuandika linapanua uwezo wa binadamu kuelezea fikra na kuhifadhi kumbukumbu kwa vizazi vijavyo. Matumizi ya neno andika ni ya kila siku na yana umuhimu mkubwa katika maisha ya kila mmoja. Tunapoita andika barua, andika ripoti, au andika shairi, tunahimiza utambulisho wa mawazo na mawasiliano. Katika jamii, tendo la kuandika linahusiana na elimu biashara na utawala, kwani linawezesha watu kuwasiliana kwa uwazi kupanga mawazo na kufanikisha shughuli kwa usahihi. Pia kuandika kunasaidia kuunda kumbukumbu kutoka kwenye historia ya familia, hadi rekodi rasmi za taasisi. Hivyo basi, neno hili linahusiana moja kwa moja na maendeleo ya mtu binafsi na ustawi wa jamii kwa ujumla. Athari za tendo la kuandika ni kubwa na zinagusa kila nyanja ya maisha katika jamii kuandika huongeza uelewa kushirikiana na kutatua migongano kwa maneno badala ya vitendo vyenye hasira Kiuchumi, ripoti barua za biashara na maelezo ya bidhaa hutegemea kuandika ili kufanikisha biashara kwa usahihi. Kitamaduni kuandika huchangia kuhifadhi historia fasihi na utamaduni za jamii. Kwani maandiko huwa kumbukumbu ya mila, desturi na uzoevu wa vizazi. Kielimu kuandika ni msimu wa kujifunza na kufundisha. Kwani kila somo linapowasilishwa kwa maandiko, linakuwa rahisi kueleweka na kukumbukwa. Kwa hivyo, kitendo hili si tu kipengele cha elimu. Bali ni msingi wa maendeleo ya kila mtu na jamii kwa ujumla. Kwa upande wangu binafsi, tendo la kuandika lina nafasi muhimu katika maisha yangu. Mimi mara kwa mara hutoa mawazo yangu. Hisia na uzoefu wangu kwa maandiko. Kuanzia kuandika maswali maelezo na hata kumbukumbu za kila siku. Kuandika kunanisaidia kupanga mawazo yangu. Kuelezea hisia ambazo huwezi kusema kwa urahisi na kutimiza majukumu yangu kwa ya kila siku kwa mpangilio na uwazi. Pia kuandika kunanifundisha uvumilivu na uangalifu. Kwani kila neno lina thamani na linaweza kuleta maana au hisia kwa msomaji. Uzoevu huu umenifundisha kwamba andika si tu tendo na kimsingi bali ni njia ya kugusa utu na kueleza mawazo kwa heshima na uwazi. Kutafakari kuhusu andika kumezidi kunifundisha mafunzo ya kina. Nimejifunza kuhusu kuandika kunaniletea tabia ya kupamba mawazo kuthamini kila neno na kuelewa umuhimu wa mawasiliano sahihi. Changamoto zinazojitokezea mara nyingi ni pale mtu anaposhindwa kuelezea fikra yake vizuri au wakati maandiko yanapokuwa yasiyoeleweka. Jambo linaloweza kusababisha mkanganyiko au kutokuelewana. Hata hivyo, faida ya kuandika kwa umakini ni kubwa. Huongeza uwazi, huimarisha uhusiano wa kijamii na kielimu na huunda kumbukumbu ya thamani ya maisha. Aitha, kuandika huchangia katika ukuaji wa kibinafsi kwani kila maandiko ni fursa ya kujifunza, kutathmini na kuendeleza ujuzi wa akili na hisia. Kwa mtazamo wa baadaye, tendo la kuandika linaendelea kwa muhimu katika maisha yangu binafsi na katika maendeleo yangu ya kibinafsi na kitaaluma. Kuandika kunaniletea tabia ya kupanga, kuzingatia maadili ya mawasiliano na kueleza mawazo kwa uwazi. Pia kuandikia maandiko yenye maana kunanifanya niwe makini na kuwashirikisha wengine kwa heshima jambo linaloongeza mshikamano wa jamii na kuimarisha mahusiano ya kitaaluma.

Saa ngapi ni usemi unaotumika kuuliza muda wa saa katika siku mchana au usiku ni sehemu ya mawasiliano ya kila siku ambayo inasaidia watu kupanga shughuli zao kufuatilia ratiba na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati unaofaa Kwa maana nyingine kuliza saa ngapi sii tu kupata taarifa ya muda bali ni msingi wa kupanga maisha kudumisha utaratibu na kuhakikisha usahihi katika shughuli za siku hivo basi usemi huu una dhamani kubwa katika mawasiliano utendaji wa kijamii na maisha ya kila mmoja matumizi ya usemi saa ngapi ni ya kila siku na muhimu sana katika maisha ya kila mmoja Tunauliza saa ngapi tunapokutana na marafiki kuanza masomo au kufanya kazi au hata kupata huduma katika jamii kuuliza saa ni sehemu ya mpangilio wa maisha Kwani kila shughuli ina ratiba yake na kila mtu anategemea muda fulani kufanikisha malengo yake Pia kuuliza saa ngapi husaidia kupanga ratiba za kifamilia shule au kazini na hivo kuhakikisha kila mtu anashirikiana kwa uwiano na ufanisi Kwa hivo usemi huu ni sehemu ya msingi kwa mpangilio wa maisha ya kila siku Hadhari za kuuliza saa ngapi ni kubwa na zinagusa nyanja nyingi ya maisha jamii usemi huu huchangia kupanga mikutano kuunda uhusiano wa mpangilio mzuri na kuhimarisha heshima kwa muda wa wengine Kiichumi kuuliza saa husaidia kupanga shughuli za biashara ratiba za kazi na usambazaji wa rasilimali kwa wakati sahihi Kitamaduni usemi huu unahusiana na maadili ya heshima na mpangilio kwani jamii nyingi zinathamini watu wanaotimiza ahadi zao kwa wakati unaofaa kielimu kuuliza saa ngapi kunafundisha watoto na vijana umuhimu wa muda mpangilio na uwajibikaji katika kila jambo hivo basi kuuliza saa sii tu kitendo cha kiutendaji bali ni msingi wa ustawi wa maisha na maadili ya kijamii kwa upande wangu binafsi kuuliza saa kunatokana na kila siku katika maisha yangu mimi mara nyingi nauliza saa ngapi ili kupanga majukumu yangu kuamua ni lini nitaanza kufanya kazi au ni lini nitakutana na marafiki au familia kuuliza saa kunanisaidia kuzingatia muda kupanga ratiba yangu kwa busara na kuhakikisha kila jambo linafanyika bila kuchelewa pia usemi huu unanifundisha kuthamini muda wa wengine kwa kuwa makini katika kila ahadi ninayotoa uzoefu huu umenifundisha kwamba kuuliza saa ngapi si tu mazoea ya kimsimu bali ni njia ya kujenga uwajibikaji mpangilio na heshima katika maisha yangu ya kila siku kutafakari juu ya usemi hii kunanifundisha mafunzo ya kina kuhusu umuhimu wa muda na uwajibikaji Nimejifunza kwamba kuuliza saa ngapi kunachangia kuunda mpangilio thabiti wa maisha kuimarisha uhusiano wa kijamii na kitaaluma na kuunda tabia za unyenyekevu na heshima changamoto zinazojitokeza mara nyingi ni pale mtu anaposhindwa kuheshima muda au kusababisha ucheleweshaji wa ratiba Lakini faida za kuuliza na kutafuta muda ni mkumbwa huongeza ufanisi na kuimarisha heshima na kuunda usawa katika jamii aidha kuuliza saa ngapi kunaniletea tabia za kupanga kuzingatia malengo na kushirikiana kwa usahihi na wengine Kwa mtazamo wa baadaye usemi wa saa ngapi unaendelea kuwa muhimu katika maisha yangu binafsi na katika maadili yangu ya kila siku Unanilea tabia ya uwajibikaji mpangilio na heshima kwa kuwa muda wa wengine pia kunazingatia muda wa kuniwezesha kupanga malengo kushirikiana kwa ufanisi na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati unaofaa Kwa hivyo kuuliza saa ngapi sio tu usemi wa kawaida bali ni mwongozo wa maisha wenye mpangilio heshima na ustawi binafsi wa kijamii Kila siku ninapojiuliza au kuuliza saa ngapi nakuwa na tabia ya kuzingatia na kutathmini muda wa wengine.

Hivi karibuni ni usemi unaotumika kuelezea tukio tukio la kisaikolojia au ali iliotokea kwa muda mfupi uliopita neno hili linatumika kuashiria muda wa karibu wavi hivi majusi na mara nyingi kufafanua matukio ambayo bado yanahusiana na hali ya sasa kwa maneno mengine hifi karibuni ni kipimo kidogo cha muda kinacho leta farahasa ya wakati wa matukio na linasaidia kuelewa muktada, wa taarifa, habari au tukio fulani katika maisha ya kila siku. Matumisi ya hifi karibuni ni ya kila siku na yana umuhimu mkubwa katika mawasilianao Tunalisikiliza katika mase magazeti, televisheni, mtandao ya kijamii au ata katika masungumzo ya kila siku kati kati ya marafiki na familia. Kwa jamii, usemi huu unarahisisha kuelezea historia ya karibuni na kufuatilia matukio na kuelewa madubadiliko ya haraka yanayatokea katika maisha ya watu au katika jamii. Pia usaidia kueka tukio fulani, ndani ya muktadha wa muda. Jambo linalo rahisisha kuelewa na mawasiliano kwa uwasi. Ivo basi, hivi karibuni, si tu maneno ya kawaida, bali ni sehemu muhimu ya kupanga, habari, na kuelewa matukio ya kila siku. Hathari ya usemi huu, sinangusa nyanja nyingi za maisha. Kijamii, usemi wa hivi karibuni huchangia kuunda masungumso yenye huelewa, kwani kunasaidia kueleza tukio la karibuni, bila kuchanganya kuchanganyana na historia za samani. Kiuchumi, usemi huu unaweza kutumika kuelezea mwenendo wa soko, badiliko ya bei au matukio ya araka, yanayo usiana na biashara kitamaduni. Usemi huu unausiana na utamaduni na wakushirikiana abari na kuimarisha, uhusiano wakijamii, kwani unasaidia watu kuwa wangalifu na kufahamiana kwa muda. Kielimu kuelezea matukio hifi karibuni ufundisha watoto na vijana umuhimu wa muktadha na muda katika kuelewa ambari na matukio. Hivo basi, maneno haya huchangia kwa kasi kikubwa katika huelewa mpangilio na mawasiliano ya kijami. Kwa upande wangu binafsi hifi karibuni linaonekana mara kwa mara katika maisha yangu. Mimi mara nyingi nalitumia neno hili kuelezea matukio yangu ya karibuni kwa marafiki, familia au ata walimu. Kwa mfano nikiwa namuelezea rafiki yangu kuhusu tamasha la ifi karibuni lilo shiriki au tukio la shule lilo tokea siku chache silizo pita. Neno hili linarahisisha kuelewa muda na muktadha wa tukio. Kutumia neno hili lina nifundisha mpangilio wa mawasiliano kwani kila tukio lina nafasi yake ndani ya munda. Na kuelezea hivi karibuni kuna saidia kueleweka kwa araka na kwa uwazi. Pia, usemi uu unasaidia kusingatia matukio ya karibuni kama sehemu ya kujifunza, kujambua na kupanga hatua sa baadaye. Kutafakari juu ya neno hii kuna nifundisha mafunzo ya kina kuhusu mawasiliano umuhimu wa maktadha. Nimejifunza kwamba kuelezea matukio hifu karibuni kuna leta uwazi kuimarisha uhusiano wa jamii na kusaidia kushirikiana na kwa ufanisi. Changamoto sinazo jitokesa mara nyingi nipale ambapo tukio linapo changanya historia sa samani au kutokuwa na uakika wa muda. Lakini faida sa kutumia neno hili ni kumbwa. Huunda mpangilio dhabiti wa masungumso usaidia kuelewa haraka na kuimarisha heshima ya uwajibikaji katika mawasiliano. Aidha, usemi huu huchangia katika mkuwachi wa binafsi kwani hufundisha kusingatia muda matukio ya hivi karibuni na kupanga atua sa baadaye kwa uwangalifu. Kwa mtasamo wa badaaye, hivi karibuni linaendelea kuwa muhimu katika maisha ya binafsi na katika kuunda mtasamo wa wa kila siku. Linaniletea tabia ya kupanga kushirikiana kwa uwazi na kusingatia muktadha wa tukio na karibu. Pia kunatumia neno hii kusaidia kuelezea kwa ufasaha matukio ya maisha.

Alhamisi ni siku ya tano katika wiki inayo fuata chuma tano na kabla ya ichuma kwa lugha ya kiswaili alhamisi uwashiria siku ya kasi shule na shunguli mbalimbali sa kichamii huku mara nyingine ikiusishwa na maandalisi ya weekend au shunguli mahalum sa kidini siku hii si tu ya sehemu ya mpangilio wa kalenda, pali pia ni kipengele cha kupanga ratipa sa kila siku, kwani inawesesha watu kuamua shunguli sipi sitafanyika mapema kabla ya mwisho wa wiki. Hivyo, alhamisi ni sehemu ya mpangilio wa maisha ikiwa na muhimu wa kisaikolojia na kijamii katika kuendeleza shunguli sa kila siku. Matumizi ya neno alhamisi yanaonekana katika maisha yetu ya kila siku Tunapo panga mikutano shule au kasi Tunasingatia siku ya alhamisi kama sehemu ya ratiba ya wiki katika jamii siku hii uchangia upanga shuguli sa kijamii siara au ata machukumu ya kidini Kwani wengi ujua kuwa alhamisi ni siku yenye nafasi mahalum ndani ya mpangilio wa wiki Pia halamisi usaidia kupanga shunguli sa kasi mapema ya wikendi na kudhatmini maendereo ya shunguli silisofanywa mapema mwansoni mwa wiki. Kwa hivo, siku hii ina umuimu kwa kimfumo katika kuendeleza maisha ya kila mtu. Adhari sa alamisi ni pana na sinagusa kila nyanja ya maisha. Kijamii siku ya hii uunda mpangilio wa kusungumsa mikutano na kuwepo kwa familia na marafiki kabla ya wikend. Kiuchumi siku ya alamisi ni muhimu kwa biashara kwani ni siku ya kupanga manunusi kulipia pili na kuakikisha shuguli sinaendelea pila usumbufu. Kitamaduni halhamisi mara nyingi uwashiria maandalizi ya siku za ibada au sherehe Hivo kuimarisha mila na desturi sa jamii Kielimu siku hii uchangia kupanga ratipa sa masomo mtiani au shuguli sa shule Naifo kutoa mpangilio dhapiti wa wiki kwa wanafunzi na walimu Hivo, alamisi situ siku ya kawaida, pali ni sehemu ya msingi ya mpangilia wa maisha na ustawi wa kijamii. Hupande wangu pinafsi, alamisi ni siku ambayo, ninaiyona kuwa muhimu sana. Mimi mara nyingi nalitumia siku hii kupanga shuguli sa mwisho wa wiki, kukamilisha kazi niliso anzisha mapemo na kuandaa mipango ya shule au familia. Kwa mfano, mara nyingi ninalenga kumaliza kasi sa nyumbani au kuwasilisha miradi ya shule kabla ya alamisi asubuni. Ili namalizia mapema kabla ya mwisho wa siku. Mwisho wa wiki. Siku hii pia uchangia utulifu kwa kisaikolojia. Kwani kujua kila chambo limepangwa na limekamilika kukanipa amani na furaa. Kwa hivo alamisi, si itu siku ya kawaida, pali ni chimbuko la mpangilio usahihi na utulifu katika maisha yangu ya kila siku. Kutafakari kuhusu alamisi kumesidi kunifundisha mafunzo ya kina. Nimejifunza kwamba siku hii uchangia mpangilio dhapiti wa maisha kushirikiana kwa wazi na wengine na kuakikisha kila chambo linafanywa kwa wakati. Changamoto sinazo jitokesa mara nyingi ni pale Ratipa inakosa kufuatwa au pale kasi nyingi sinapo kuwa siki kusanyika mwishoni mwa wiki Lakini faida saa kupanga na kutumia alamisi fizuri ni kubwa uongeza ufanisi Uimarisha mpangirio wa maisha na kuhunda isia na mara usia na utulifu Haidha siku hii utufundisha dhapia uwachipikaji na mipango bora, chambo linaloongesa ustawi binafsi wakijamii. Kwa mtasamo wabadaye, alamisi inaendelea kwa muhimu katika maisha yangu binafsi na katika kupanga ratipa yangu ya kila siku. Linaliletea tabia ya kupanga, kusingatia muda wa kuakikisha, kila chambo linafanyika kwa mpangilio dhapiti. Pia siku hii unifundisha umuimu wa mpangilio wa muda katika kufanikisha malengo yangu ya shule kasi na maisha pinafsi kwa hivyo alamisi si tu siku ya kalenda pali ni mwongoso wa maisha.

Mkate ni chakula kilicho pikwa kwa unga na wangano mahindi au nafaka nyingine, mara nyingi kwa kuonga katika tanuri au ofeni. Kwa mana pana mkate si tu chakula pale ni kiashiria cha chakula cha msingi katika jamii nyingi duniani. Mkate unaweza kuwa aina mbali mbali. Kama file mkate wakaida mkate wangano nyeupe mkate wanyama au mboga na ufanya sehemu muhimu katika mlo wa kila siku. Aitha mkate ni chanzo cha nishati na mara nyingi uchangia katika kutimisa maitaji ya lishe ya kila mtu. Matumizi ya mkate ni sehemu ya maisha ya kila siku na ni muhimu sana katika ustawi wa binadamu. Kila mtu anapokula mkate uonekana katika mlo asubui mchana au jioni, ikiwa kama chakula kikuu au kando ya mlo wa chakula kingine. Katika jamii, mkate nikipimo cha chakula cha msingi kwani mara nyingi unachangia furaha ya familia, mikahawa na biashara ndogo ndogo za chakula. Aitha, mkata huunda fursa ya kiuchumi kwani biashara ya mkate kuwa kaji wake na usambasaji wake ni sehemu ya uchumi wakila siku. Hivo pasi mkate situ chakula bali ni sehemu ya maisha utamaduni na ustawi wa jamii. Hathari sa mkata nipana na sinagusa nyanja nyingi sa maisha. Kijami mkate uunganisha familia na marafiki kwani mara nyingi huliwa pamoja katika mlo hafla au sheree za kijami. Kiyuchumi usalishaji na usambasaji wa mkate uchangia ukuwaji wa biashara ndogo achira na ushirikiano wa kibiashara katika jami. Kitamaduni, mkate nisehemu ya mila na desturi kwani, aina fulani ya mkate utumika katika sherehe matukio ya dini na sherehe sa familia. Kielimu, mkate unaweza kutumika kufundisha watoto kuhusu, lishe usambasaji wa rasilimali na dhamani ya chakula. Hivo pasi, mkate ni zaidi ya chakula cha msingi, ni kipengele cha ustawi, wakijami, kiuchumi na kitamaduni. Kwa upanda wangu binafsi, mkate unanafasi wakipeke katika maisha yangu ya kila siku. Mimi napeda kula mkate kila asumbui Mara nyingi kwa unga wa ungano au mkate wa mchanganyiko wanafaka. Kwani unanipa ni shati ya kuanza siku. Pia mkata ni sehemu ya furaa ya familia. Kwani mara nyingi tunakula pamoja na familia. Tukifuraiya masungumso na kumbu kumbu. Mara tukifuraiya kununua mkate na kufundishwa ufumilifu. Mipango na kudhamini kasi ya watu wanaounda chakula ichi. Usoefu huu umetufundisha kwamba mkate situ chakula chakawaida. Pale ni sehemu ya maisha yangu. Fura na ustawi wakila siku. Kutafakari kuhusu mkate kumesidi, kunifundisha mafunzo ya kina. Nimejifunza kwamba chakula cha msingi kama mkate kinausiana na ustawi wa familia. Afia na mshikamano wa kijami. Changamoto sunazo jitokesa mara nyingi ni pale mkate au peei yake ikipanda au nishe yake kutosheleza maitaji. Lakini faida saakuwa na mkate wakutosha ni kubwa. Hutoa mishati wimarisha familia na jamii na kuunda furaha na mshikamano kwa jamii. Aitha mkate ufundisha kuhusu ushirikiano, ufuminifu na kudhamini kasi ngumu ya wengine chambo nena loongesa utu na eshima binafsi. Kwa mtazamo wabadae, mkate uneendelea kuwa muhimu katika maisha yangu binafsi na katika mpanglio wa maisha yangu ya kila siku. Unanilea tabia kudhamini chakula kupanga mlo wa busara na kushirikiana na wengine katika kula pamoja. Pia mkate unanifundisha umuhimu walishe bora afia na mshikamano wa kijamii. Kwa hivyo, mkate situ chakula cha kawaida. Bali ni msingi wa ustawi, furaha na maendeleo, binafsi na ya jamii. Kila kipande cha mkata kinina chakula, kinanilea, shukrani, wajibikaji na furaha ya kweli katika maisha yangu ya kila siku.

Nyama ya ng'ombe ni sehemu ya mwili wa ng'ombe inayotumika kama chakula cha binadamu. Ni chanzo kikuu cha protini madini na virutubisho muhimu vinavyohitajika kwa afya ya mwili. Nyama ya ng'ombe inaweza kupikwa kwa njia mbalimbali. Ikiwemo kuogwa kukaangwa kupikwa kwa mchuzi na kuandaliwa katika vyakula vya kisasa kama stew na baja. Zaidi ya lishe, nyama ya ng'ombe ina dhamani ya kitamaduni katika zamini. Kwani mara nyingi hutumika katika sherehe matukio ya kidini au hafla za kifamilia. Kwa hivyo, nyama ya ng'ombe si tu chakula bali ni sehemu ya maisha. Lishe na utamaduni wa binadamu. Matumizi ya nyama ya ngombe ni ya kila siku na yana umuhimu mkubwa katika maisha ya binadamu katika familia nyingi. Nyama ya ng'ombe huandaliwa kama sehemu ya mlo wa jioni. Sherehe za siku kuu au hafla za mahari. Pia katika jamii, nyama ya ng'ombe huchangia katika biashara ndogo na kubwa. Kwani wauzaji wavivu na wafanyibiashara wanategemea mauzo ya nyama hii kupata kipato. Nyama ya ng'ombe pia hutoa hisia za furaha na mshikamano. Kwani kula pamoja mara nyingi huimarisha uhusiano wa kijamii. Hivyo basi nyama ya ng'ombe ni sehemu ya maisha ya, kila siku. Ikichangia, lishe, uchumi na mshikamano wa kijamii. Hatari za nyama ya ng'ombe ni kubwa na zinagusa nyanja nyingi za maisha. Kijamii, nyama ya ngombe hunganisha familia na marafiki wakati wa kula pamoja. Nyama ya ng'ombe ni sehemu ya mwili wa ng'ombe inayotumika kama chakula cha binadamu. Kitamaduni nyama ya ng'ombe ni sehemu ya mila na desturi. Kwani aina fulani hutumika kwenye sherehe maalum kama harusi krismasi au sherehe za kitamaduni. Kielimu tafiti za lishe zinathibitisha umuhimu wa nyama ya ng'ombe katika mwili ikichangia ukuaji wa watoto, afya ya misuli na kinga ya mwili. Kwa hivyo, nyama ya ng'ombe ni zaidi ya chakula cha kawaida. Ni msingi wa halisi, ustawi wa kijamii na kitamaduni. Kwa upande wangu binafsi, nyama ya ng'ombe ina nafasi ya kipekee katika maisha yangu. Mimi mara nyingi hula nyama ya ng'ombe katika mlo wa familia sherehe au hata chakula cha haraka kupika na kula nyama hii kunanifundisha kuhusu mpangilio wa chakula heshima kwa wale wanaotengeneza chakula na dhamani ya lishe bora Pia kula nyama ya ngombe huleta furaha na mshikamano wa familia kwani mara nyingi tunakula pamoja tukishirikiana mazungumzo na kumbukumbu Uzoefu huu umenifundisha kwamba nyama ya ng'ombe si tu chanzo cha lishe bali pia ni sehemu ya maisha furaha na mshikamano wa kijamii. Kutafakari kuhusu nyama ya ng'ombe kumezidi kunifundisha mafunzo ya kina kuhusu lishe mpangilio na mshikamano wa kijamii. Nimejifunza kwamba kula chakula cha afya kama nyama ya ng'ombe kunachangia ukuaji wa mwili afya na misuli na kinga ya mwili. Changamoto zinazojitokeza, mara nyingi ni pale nyama isiyo safi inapotumika na bei yake ikiwa juu. Lakini faida za kula nyama ya ng'ombe ni kubwa, hutoa nishati huimarisha afya na huunda mshikamano wa kijamii. Haidha nyama hii hufundisha kushirikiana kudhamini kazi ngumu ya wafugaji na wauzaji na kuonyesha heshima katika mlo. Kwa mtazamo wa baadaye, nyama ya ng'ombe inaendelea kuwa muhimu katika maisha yangu binafsi na katika mpangilio wa lishe yangu ya kila siku. Inanilea tabia ya kula chakula chenye lishe, kushirikiana na familia na kudhamini chakula kilichopikwa kwa bidii. Pia hufundisha umuhimu wa mpangilio wa chakula afya na mshikamano wa kijamii. Kwa hivyo, nyama ya ngombe si tu ni chakula bali ni msingi, wa lishe, afya, utamaduni na mshikamano wa kijamii. Na kila kipande ninachokula kinanilea, shukrani, unyenyekevu, furaha katika maisha nyangu. Hii nyama ya ng'ombe inatuleta pamoja katika sherehe tofauti tofauti. Tunaipenda sana nyama ya ng'ombe kwanza tunapenda kukula katika siku kuu ya krisimasi.

Jumapili ni siku ya saba katika wiki inayofuata, jumamosi na kabla ya jumatatu. Katika jamii nyingi jumapili, washiria siku ya mapunziko ibaada na shughuli sa familia. Siku hisi itusahemu ya mpwangilio wa kalenda. Pahali pia ni nafasi ya kuzingatia ustawi wa mwili na akili kwa kuondoa utofu na kasi za wiki msimi. Kwa maneno mengine, jumapili si tu siku ya kurudi nyuma. Kudatumini wiki iliopita na kujianda kwa changamoto mpia za maisha. Matumisi ya neno jumapili ni ya kila siku na ya na umuhimu mkubwa katika maisha ya kila mmoja. Watu wengi uchangua siku hii kwa ajili ya ibaada kupumzika na kupanya shughuli sa burudani. Pamoja na familia na marafiki katika jami. Jumapili ni siku ya kupanua uhusiana wa kijami kushirikiana na jirani na kushiriki hafla za kidini au za kijamii. Pia siku hii ufanya mpanglia wa wiki kuwa tapito kwani kila mtu anajua jumapili ni siku ya kupumzika na kuandara tupa ya kasi ya siku sijasu. Iwo pasi, jumapili ni muhimo siya tu kwa mapunziko, pali pia kwa ustawi kwa maisha ya jamii na kipinafsi. Atari saa, jumapili ni kubwa na sinakusa nyanja nyingi ya maisha. Kijamii, siku hii uleta mshikamano wa familia na marathiki, kwane mara nyingi uliwa kuchakula pa moja, kufanya masungumzo na kushiriki urudani. Kiuchumu, jumapili inaweza kuwa siku ya biashara, ndongo mapato madogo kwane babi ya biashara. Sinafanya kazi kwa ratiba maalum siku hii. Kitamaduni, jumapili ni mfimu katika kudumisha mira na desturi. Kwani siku hii uchangia ipada shere sakidini na shughuli za kijamii zinazo usisha jamii nzima. Kielimu, jumapili uchangia utulifu wa akili na mwili wanafunzi na mwalimu. Kwani, kuondoa msingu wa akasi na kuwapa na fasi ya kupumzika na kutapakari. Kwa hivyo, chumapili sii itusiku ya kupumzika pali ni msingu wa ustawi wa kijamii kiuchumi na kitamadumi. Kwa upanda wangu binafsi, jumapili ni siku ambayo ni nayona kuwa ya kipeke sana. Mimi mara nyingi ula chakula cha familia na shiriki ipada na kufanya shughuli, za burudana na marafiki. Chumapili pia ni wakati wangu wa kutafakari, kupanga uingi, ichayo na kukumzika bada ya siku nzima za kazi na shule. Kwa mfano, mara nyingi na lala mapema jumapili mchana ili kuondoa uchofu, kisha ninaandika au kusoma vitabu vya kufuraisha. Siku hii inanifundisha umuhimu wa kupumzika kushirikiana na wengine na kudhamini wakati wa mapumziko. Hivo, jumapili nisaidi ya siku ya kawaida. Mnafasi ya furaha utulivu na mshikamano wakitami katika maisha yangu. Kutafakari kuhusu jumapili kumesidi kunifundisha mafunzo ya kina. Nimejifunza kwamba siku hii ni muhimu kwa ustawi wakili na mungi. Kupanga maisha na kuimarisha usiano wakizami. Changamoto sinajitokesa mara nyingi ni pale mtu anapo shindo kutumia siku hii kwa busara na pale jumapili ikipotea katika shughuli sisiso za lasima. Lakini faida saa kutumia jumapili vizuri ni kubwa. Uimarisha afya ya akili na mwili kuongesa mshikamano wa familia na marafuti na kuunda mpangilio dhabiti wa maisha. Haitha, siku hii ufundisha ufumilifu mpangilio na kushukrani wa maisha. Jambo linalongesa furaha na ustawi binafsi. Kwa mtasamu wa baadaye, jumapili inaendelea kuwa muhimu katika maisha yangu. Binafsi na katika mpangilio wa kila siku. Inanilea tabia ya kushirikiana na familia kudhamini wakati wa mapunziko na kusingatia ustawi wa mwili na akili. Pia inanifundisha kupanga ratipa kutafakari matukia ya wiki iliopita na kujianda kwa changamoto mpi. Kwa hivo, jumapili situ siku ya mapumziko, pale ni muungozo wa maisha mpanglio mawazo na jimbuko la furaha, mshikamano wa jamii na ustawi wa kila siku.

Juni ni mwezi wa sita katika kalenda ya mwaka unaofuata mei kabla ya julai. Mwezi huu huashiria kipindi cha katikati cha mwaka ambapo watu wengi huanza kutafakari malengo walioweka mwanzoni mwa mwaka na kupima hatua walizofikia. Kimsingi, juni ni mwezi unaobeba maana ya mpito kwani unaunganisha nusu ya kwanza ya mwaka na nusu ya pili. Hivyo, huufanya kuwa muhimu katika upangaji wa maisha na shuguli mbalimbali za binadamu. Kwa ujumla, juni hutumika kama rejea ya muda katika kupanga ratiba ya kazi, masomo na shughuli za kijamii. Katika maisha ya kila siku, watu hupanga mikutano likizo au miradi kwa kuzingatia mwezi huu kama sehemu ya kalenda ya kawaida. Katika jamii, juni mara nyingi huhusishwa na kipindi cha thatmini ya maendeleo. Kwani ni wakati ambapo mashirika, shule na taasisi nyingine huangalia matokeo ya nusu ya mwaka. Hivyo, juni ina umuhimu mkubwa katika kuleta mpangilio wa wakati kusaidia watu kupanga maisha yao kwa ufanisi. Zaidi, athari ya mwezi wa juni zimeonekana katika nyanja mbali mbali za maisha. Kijamii, ni kipindi ambacho watu wengi huanza kupanga mapumziko na kukutana na familia. Hasa kwa wale wanaohusisha mwezi huu na likizo au sherehe fulani. Kiuchumi, juni ni mwezi wa tathmini ya biashara ambapo wanafanyabiashara huangalia faida na hasara za nusu ya kwanza ya mwaka na kujiandaa kwa mikakato ni pia ya kuimarisha mapato. Kielimu, juni huashiria kipindi cha mitihani mapumziko ya masomo au maandalizi ya awamu na pia ya masomo. Hali inayowapa wanafunzi na walimu nafasi ya kutathmini maendeleo yao kitamaduni juni huweza kuhusishwa na matukio ya kijamii na sherehe mbalimbali zinazokusanya watu pamoja hivo kuimarisha mshikamano wa jamii kwa ujumla juni ni mwezi unayoguza maisha ya watu kwa upana na kuadhiri ratiba mahusiano na mwelekeo wa shughuli nyingi za kila siku Kwa upande wangu binafsi, juni ina nafasi ya pekee katika maisha yangu. Mimi hutumia mwezi huu kama muda kutafakari safari niliyopitia tangu mwanzo wa mwaka na kujitamini kwa kina. Mara nyingi, juni hunikumbusha malengo niliyo weka awali na kunisukuma kujiuliza iwapo ninaendelea kwa kasi inayofaa au la. Katika maisha yangu ya kila siku, mwezi huu hunifanya nibadilishe baadhi ya tabia zangu na vile. Kama vile kuongeza bidii katika masomo au kazi kupanga upya ratiba zangu na kutenga muda wa kujifunza kiafia na ki akili. Pia juni hunipa nafasi ya kuwa karibu zaidi na familia na marafiki kwani huwa na hisia ya kuwa katikati ya safari ya mwaka hivyo nahitaji faraja na motisha ya kijamii ili kuendelea mbele. Kwa njia hii, juni kwangu si itu jina la mwezi, bali ni kipindi cha kujitambua upya na kupanga mwelekeo wa maisha yangu. Kutafakari kuhusu juni kumeleta mafunzo mengi katika maisha yangu. Nimejifunza kwamba maisha yanahitaji tathmini ya mara kwa mara na mwezi huu hunikumbusha umuhimu wa kusimama kidogo ili kuangalia nilikotoka na ninakoelekea. Changamoto kubwa ninayo kutana nayo ni wakati mwingine kuhisi kuwa muda umekwenda haraka kuliko nilivyotarajia. Jambo linaloweza kuleta hisia na kukata tamaa au huzuni. Hata hivyo, nimegundua kuwa juni pia huleta fursa ya kurekebisha makosa, kuimarisha juhudi na kuanzisha upya mikakati yangu ya kufikia malengo. Kwa upande chanya, mwezi huu hunijenga saikolojia na kunipa matumaini mapya nguvu ya kuanza upya na uwezo wa kujikosoa kwa lengo ya kujiboresha. Hivo, juni hunifundisha uvumilivu nidhamu na umuhimu wa kujitathmini kwa uaminifu. Kwa mitazamo wa badaye, juni itaendelea huwa mwezi muhimu katika ukuaji wangu binafsi. Nitaendelea kuutumia katika kipindi cha kupanga upya malengo na kurekebisha mwelekeo wa fikra zangu.

Wakati mwingine niusemi unautumika kuonyesha hali au tukio lisilo tokea kila mara bali hutokea kwa kipindi maalum kulingana na mazingira hisia au sababu fulani Kimsingi usemi huu huashiria kutokuwepo Kwa utafiti wa muda kwani huonyesha jambo linaloweza kutokea leo lakini lisitokea kesho Hivo basi, wakati mwingine hubeba maana ya uwezekano na mabadiliko ikionyesha kuwa maisha hayafuati mstari mmoja isiyobadilika. Bali hubadilika kulingana na hali na mahitaji ya wakati husika. Kwa ujumla, usemi wa wakati mwingine hutumika katika mawasiliano ya kila siku ili kueleza tabia matukio na hisia siyo zakudumu. Katika jamii, hutumiwa kuelezea hali ya kawaida kama vile tabia za mwanadamu, mabadiliko za hali ya hewa au tofauti za kihisia. Usemi huu unaumuhimu kwa sababu, husaidia watu kuelewa kuwa, si kila jambo hutokea kwa mpangilio ule ule kila siku, na kwamba kuna nyakati za kupanda na kushuka katika maisha. Kwa hivo, wakati mwingine husaidia kuleta uelewa maana halisi ya maisha ambayo imejaa mabadiliko na haitegemei utafiti wa kudumu. Athari ya usemi wa wakati mwingine zimeonekana katika nyanja nyingi za maisha ya binadamu. Kijamii usemi huu husaidia kueleza tabia za watu ambazo hubadilika kulingana na mazingira hisia au hali ya maisha. Jambo linalo wafanya wanajamii kuelewana na kuvumiliana zaidi. Kiuchumi wakati mwingine huakisi hali za kupanda na kushuka kwa uchumi wa watu au wajamii. Kwani mapato biashara na ajira huweza kuwa nzuri wakati filani na kudodora wakati mwingine. Kielimu, usemi huu huonyesha kuwa, mwanafunzi na mwalimu hawawezi kuwa katika hali ile ile ya ufanisi kila siku, bali kuna nyakati za bidii, nyakati za uchovu. Kitamaduni, wakati mwingine, huakisi mabadiliko ya desturi na mtazamo, kwani jamii huweza kushikilia mila fulani kwa kipindi fulani kisha kubadilika kulingana na wakati na mahitaji mapya Kwa ujumla, Husemi huu huonyesha kwenu na pia. Kwa maisha kuwa ni safari yenye vipindi tofauti tofauti vinavyoleta, changamoto na fursa kwa pamoja. Kwa upande wangu binafsi, wakati mwingine inanafasi katika maisha yangu ya kila siku. Mimi wakati mwingine huhisi kuwa nina nguvu nyingi na ari yakufanya kazi lakini wakati mwingine hujikuta nikiwa mchovu au kukosa motisha. Katika masomo au kazi zangu, kuna nyakati ninapofanya vizuri sana na kufurahia matokeo na juhudi zangu. Lakini pia kuna nyakati ninapo kutana na changamoto zinazo nifanya nione kanakwamba, ninaenda polepole kuliko wengine. Katika mahusiano yangu na watu wakaribu, wakati mwingine mimi huwa mchangamfu na mwenye kujiamini, lakini wakati mwingine huwa mpole mtulivu na mwenye kutaka kukaa peke yake ili kutafakari. Hali hii imenifanya kujua kuwa mimi ni binadamu wa kawaida mwenye hisia na hali zinasobadilika kulingana na mazingira Kwahiyo, wakati mwingine kwangu si usemi tu kawaida. Hali nikioo kinachonionyesha hali halisi ya maisha ya ndani yangu. Fikra zangu na namna ninavyojiona katika dunia inayo nizunguka. Kutafakari kuhusu usemi wa wakati mwingine kumeleta mafunzo mengi katika maisha yangu. Nimejifunza kuwa si lazima kila wakati iwe sawa au iwe bora kuliko jana. Kwa sababu maisha yana vipindi vya furaha na huzuni vinavyobadilishana nafasi. Changamoto kubwa ninayo kutana nayo ni kukubali kuwa kuna nyakati ambazo sita kuwa na uwezo wakufanya kila kitu kwa kiwango cha juu. Jambo ambalo wakati mwingine huniretea hisia za kukata tamaa na kujilaumu. Hata hivo nimegundua kuwa kukubali hali ya wakati mwingine hunisaidia kuni.

Kinywa ni kitenzi kinachomanisha tendo la kunywa, yani kuingiza kinywaji mwilini kupitia mdomo kwa ajili ya kukithi haja ya kiu au kupata vilutubisho vilivyiomo kwenye kinywaji hicho. Kimsingi, neno lina husiana moja kwa moja na uhai wa binadamu kwa sababu kunywa ni moja wapo wa mahitaji ya msingi ya mwili. Bila tendo la kunywa mwili haiwezi kufanya kasi ipasayvo. Kwani maji na vinwaji vingine usaidia kusafisha virutupisho kuwandoa taka mwilini na kudumisha uwiano wajoto la kwaujumla. Tendo la nywa hutumika katika maisha ya kila siku ya binadamu kwani kila mtu hulazimika kunywa hili kuelekea kuishi kwa kufanya shuguli zake katika jami. Watu hunywa maji maziwa, juisi, chai au vinywa vinywaji vingine kulingana na tamaduni na mazingira yao. Muhimu wakunywa unaonekana katika afya kwani. Mwili wa wenye maji ya kutosha huwa na nguvu akili ilio timamu na wezo mzuri wakufanya kasi. Hivyo basi neno nywa lina uhusiano wakaribu sana na maisha ya kila siku. Kwa kuwa uadhiri afya ustawi na wezo wa mtu kushiriki kamilifu katika shuguli za jami. Hadhari zatendo la nywa zinanekana katika nyanja nyingi za maisha ya binadamu kijami. Kunywa huweza kuwa kitendo chakuleta watu pamoja kwa mfano. Wakati wakunywa chai kahawa au vinywaji vya asili katika mikutano na mazungumzo ya kifamilia. Ki uchumi, sekta ya vinywaji huchangia ajira na mapato kwa watu wengi wanao jishugulikisha na uzalishaji, usambazaji na uzaji wa maji na vinyaji vingine. Kielimu, elimu ya afya hufundisha umuhimu wa kunywa maji safi na salama ili kuzuia mangonjwa ya nayo sababishwa na upungufu wa maji mwilini au matumizi ya vinyaji visivyo salama. Kitamaduni baadhi ya jami huampatanisha kunywa na desturi maalum kama vile kunywa vinywaji viyajadi katika shere au hafla za kijami kujumla. Tendo la nywa lina hatari pana zinazonguza afya uchumi mahusiano ya kijami na kitamaduni ya watu. Kwa upande mwingine wangu, nywa ninafasi muhimu katoka maisha yangu ya kila siku. Mimi huanza siku yangu kwa kunywa maji ili kuamsha mwili na kupanguvu ya kwanza shuguli. Wakati wa mchana ninapo fanya kazi au masomo, mimi huchitahidi kunywa maji mara kwa mara ili kuepuka uchofu na maumivu ya kichwa ya nayo tokana na upungufu wa maji mwilini. Pia ninapo kutana na mafamilia ama rafiki, mara nyingi tunakaa pamoja tukinywa chai au juisi, huku tukibadilisha mawazo na hadithi za maisha. Katika mazingira haya, tendo la nywa halinihusishi mimi peke yangu, mbali hunifanya nijisikie kuwa sahemu ya jami na mshikamano ya watu wanao nizunguka kwa iyo. Kwangu mimi kunywa situ tendo laki mwili mbali ni pia tukio la jami na laki hisia linalo nipo faraja nguvu na nafasi ya kushirikiana na wengine. Kutafakari kuhusu neno nywa kumeleta mafunzo mengi katika maisha yangu. Nimejifunza kuwa jambo ndogo kama kunywa maji linaweza kuwa na athari kubwa katika afya na utendaji wa mwili. Changamoto ni nae kutana nae wakati mwingine ni kusahau kunywa maji ya kutosha kutokana na shuguli nyingi ya kila siku. Hali inayonifanya nijisikie mchofu na kukosa umakini. Hata hivyo, ninapo kumbuka kunywa kwa wakati unaofaa na hisi mabadiliko mkubwa katika nguvu zangu na hali ya mudi wangu. Aitha, nimegundua kuwa kunywa kwa kiasi na busara hunifundisha nithamu kwani hunilazimisha kufikia ninachoweka mwilini mwangu na athari zake kwa muda mrefu. Kwa upande wa hisia, tendo la kunywa hasa vinywaji viamoto kama chai hunipa utulifu wa moyo na kunifanya nijisikie salama na kutunzo. Kana kwamba ni nanjijali mwenyewe kwa makusudi. Kwa mtazamo wa baadae, neno nywa litaendana kuwa muhimu katika ukuwaji wangu binafsi.

Kubwa ni neno linalotumika kuelezea ukubwa wa kitu kulinganisha na kingine iwe ni umbile kiasi au thamani Kimsingi neno hili huashiria wingi uzito au upekee wa jambo fulani katika mazingira yake maana ya kubwa haijafungwa katika vipimo vya kimwili pekee bali pia huweza kutumika kuonyesha umuhimu hadhi au adhari ya jambo katika maisha ya binadamu. Hivyo basi, kubwa ni dhana inayojumuisha vipengele vya kimaumbile na kifikra pamoja. Kwa ujumla, neno kubwa hutumika sana katika mawasiliano ya kila siku kuelezea vitu matukio au hali szinazozidi kiwango cha kawaida. Katika jamii, watu husema nyumba kubwa tatizo kubwa au furaha kubwa, wakikusudia kuonyesha ukubwa wa athari au umuhimu wa jambo husika. Umuhimu wa neno hili unaonakana katika uwezo wake wa kusaidia watu kuelewa kiwango cha jambo kulinganisha hali tofauti na kutoa uzito wa maelezo wanayotoa. Kwa hiyo, kubwa lina uhusiano wa karibu sana na maisha ya kila siku. Kwa kuwa hutumika katika kuelezea uzoefu mahitaji na matarajia ya binadamu katika mazingira ya kawaida ya jamii. Athari za dhana za kubwa zinatokana na nyanja mbalimbali za maisha. Kijamii kubwa huweza kuashiria nafasi ya heshima au mamlaka kama iliyo katika nauli ya mtu mkubwa au jambo kubwa katika jamii. Jambo linaloonyesha kuwa kuna uhusiano kati ya kubwa na hadhi. Kiuchumi dhana ya kubwa hujitokesa katika biashara kubwa. Mradi kubwa au mapato makubwa. Ambavyo huathiri kwa kiwango kikubwa maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla Kielimu mafanikio makubwa au changamoto kubwa huonyesha kiwango cha jitihada na maarifa yanayohitajika ili kufikia malengo fulani Kitamaduni jamii nyingi huwa na ukubwa kama ishara ya nguvu heshima na baraka Hivyo vitu vikubwa au matokeo makubwa hubebwa uzito wa kipekee katika mila na desturi. Kwa ujumla, kubwa si neno la kipimo pekee. Bali ni ishara ya athari pana katika mahusiano, elimu, uchumi na utamaduni. Kwa upanda mwingine wangu, binafsi, neno kubwa lina nafasi ya pekee katika maisha yangu. Mimi hulitumia neno hili kuelezea maambo ambayo yameacha alama kubwa katika safari yangu ya maisha. Kama vile maamuzi makubwa niliyowahi kufanya au ndoto kubwa, nilizojaribu kutimiza. Katika maisha ya kila siku, ninapokabiliwa na changamoto. Mara nyingi huonekana kama changamoto kubwa hasaa pale ninapohisi kuwa, uwezo wangu ni mdogo kuliko matarajio yanayonizunguka. Hata hivo, kadiri ninavyoendelea kukua, kifikra nimeanza kutambua kuwa, mambo makubwa hujengwa kwa hatua ndogo ndogo. Na kwamba ukubwa wa jambo, haupimwi tu kwa muonekano wake bali pia kwa juhudi na uvumilivu unaohitajika kukikabili. Kwa hivyo, kwangu mimi, kubwa si tu kipimo cha nje cha kioo, cha ndaia, kinaonyesha hofu zangu, matumaini yangu na nguvu zangu za kujitahidi. Kutafakari kuhusu neno kubwa kumeleta mafunzo mengi katika maisha yangu. Nimejifunza kuwa sikila jambo kubwa tena linaonekana kuwa rahisi, na si kila jambo dogo halina maana. Changamoto kubwa mara nyingi hunifanya nijisikie, nimezongwa na hofu au mashaka, lakini pia hunilazimisha kutafuta mbinu mpya za kufikiri na kutenda. Nimegundua kuwa mafanikio makubwa yanahitaji subira, nidhamu na ujasiri wa kwanza, hata pale matokeo hayaonekani mara moja. Aidha, nimegundua kuwa hisia za furaha kubwa huja baada ya kupitia hatua za maamuzi au juhudi kubwa. Jambo linalonifundisha kudhamini.

Dirisha ni sahemu ya chengo inayotengenezwa kwa nafasi ilio wasi au yenye kiyo inayo ruhusu muanga hewa na wakati muingine sauti kuingia au kutoka ndani ya chumba Kimsingi dirisha utumika kama kiunganishi kati ya mazingira ya ndani na yale ya inje Iicha ya kuwa ni kipengele cha ujenzi, dirisha linamana, pana, saidi, kwani linaweza kuwakilisha uwazi muanga na mawaziliano kati ya mtu na ulimuengu unawomsunguka. Kwa ujumla, dirisha unatumika katika mjengo wa makaazi shule ofisi na lengo kuboresha hali ya ndani ya vyumba. Umuhimu wake unaonekana katika kuleta mwanga wa asili, kuruhusu hewa safi na kusaidia kupunguza matumizi ya nishati umeme wakati wa mchana. Katika maisha ya kila siku, dirisha humuwezesha mtu kuona kinacho endelea nje kufuatilia mibadiliko ya hali ya hewa na kujihisi kuwa sehemu ya mazingira ya nayo mzunguka. Hivo dirisha linauhusiano wakaribu sana na ustawi wa mwili na akili kwa kuwa waathiri hali ya hewa ndani ya nyumba na pia mtazamo wa mtu kuhusu ulimwengu wa nje. Athari za dirisha inaonekana kutokana katika nyanja nyingi za maisha za binadamu. Kijamii dirisha huruhusu mtu kuwasiliana kwa kuona au kwa ishara. Hasa katika mazingira ya karibu kama kijijini au katika nyumba zilizo jirani. Kiuchumi dirisha lina mchango katika sekta ya ujenzi na mapambo ya nyumba kwani hutengenezwa na kuuzwa kama bidhaa muhimu katika majengo. Kielimu, dirisha linaweza kuwa chanzo za msukumo wa maarifa kwani mwanafunzi anapo. Tazama nje anaweza kujifunza kuhusu mazingira hali ya hewa na mienendo ya watu. Kitamaduni, dirisha limekua ishara ya uwazi na matumaini. Kwa kuwa jamii nyingi hulihusisha na mwanga unaoingia ndani ya giza. Kwa ujumla, dirisha si tu sehemu ya jengo bali ni deraja linalounganisha maisha ya ndani na yabinadamu, na ulimwengu mpana wa nje. Kwa upande wangu binafsi, dirisha linanafasi ya pekee katika maisha yangu ya kila siku. Mimi mara nyingi hukaa karibu na dirisha ili nipate mwanga wajua. Na hewa safi, kabla ya kuanza shughuli zangu ninapofungua, dirisha nahisi kama nafungua pia mlango. Wa fikra zangu, kwa sababu naweza kuona miti ikitingishika watu wakipita na anga ikibadilika rangi. Wakati wakusoma au kuandika, dirisha husaidia kupata utulivu wa mawazo kwa kunipa mapumziko ya macho na kunikumbusha kuwa kuna dunia nje ya ukurasa ni nazo soma. Pia dirisha hunipa na fasi ya kutafakari maisha ya angu. Kwa kuwa mara nyingi, hukaa kimya ni kitazama mbali na kufikiria kuhusu malengo yangu, changamoto zangu na matumaini yangu ya baadaye. Kwa njia hii, dirisha kwangu situ kifaa cha nyumba, bali ni rafiki ya mawazo yangu, linalo nipa mwanga wa nje na pia mwanga wa ndani unaonisaidia kuelewa nafsi yangu. Kutafakari kuhusu dirisha kumeleta mafunzo mengi katika maisha yangu. Nimejifunza kwamba kama dirisha inavyo ruhusu mwanga na hewa ingie. Ndivyo hivyo mwanya na akili ya binadamu vinahitaji kufunguliwa ili kupokea mawazo mapya na mitazamo tofauti. Changamoto ninayo kutana yayo nipale ninapo fungwa katika hofu au mawazo hasi. Hali inayo fanana na dirisha linalo fungwa linalo zuia mwanga kuingia. Hata hivyo, unapo jifunza kufungua dirisha la mawazo yangu, nahisi nafuu matumaini na ujasiri wa kuendelea mbele. Kwa upande wa hisia dirisha hunipa utulivu na faraja Hasa, ninapo hisi kuchoka au kukata tamaa, kwa sababu hunikumbusha kuwa kuna nafasi ya kuona mbali zaidi ya nilipo sasa. Aidha, dirisha hunifundisha umuhimu wa uwazi katika mahusiano kwa kuwa kama mwanga unavyo hitaji dirisha kuingia. Ndivyo uaminifu na mawasiliano, unavyo hitaji uwazi wa kudumisha uhusiano mzuri na wengine. Kwa mtazamo wa baadaye, dirisha litaendelea kuwa ishara muhimu katika ukuwaji wangu binafsi. Na litanikumbusha kuwa nilazima niendelee kufungua fikra zangu.

Jumanne ni siku ya pili katika juma lakasi inayofuata chumatatu na kapla ya chuma tano Kwa kawaida siku hii uonekana kama muendeleso wa mwanzo wa wiki ambapo shuguli nyingi sa kasi na somo na mipango uansa kuchukua mwerekeo ndapiti Chumane ubeba mana ya utulifu wa awali baada ya furugu na au alakati sa mwanzo wa wiki Hivyo uwashiria siku ambaye mtu wanza kuingia katika mpangilio halizi wa machukumu yaki. Kwa ujumla, chumanine utumika kama siku ya kuendeleza kasi, silizo wanza chuma tatu na kulinarisha ratupa ya wiki. Katika maisha ya kila siku, watu huwenda kasi ni shuleni au kwenye biashara sawo kwa mtasama wa kuendeleza machukumu kwa umakini saidi kuliko siku saakwanza ya wiki. Katika zamii chumane uwanakana kama siku ya kwaweba ya usali shaji kwana mekutana kupimbo ya nasomo na shuguli samaendele uendeesho kwa utarativu huku pasi chumane ina umuimu mkubo katika kudumisha muendelezo wakazi na kuwakikisha kuwa mpango ya wiki aishi katika hatuwa za manzo tu Atari za, jumanne simamekana katika nyanja mbalibali sa mawesha ya binadami kijami siku hii uchangia kuimareka kwa mahusiano ya kikasi kilimu Kwa kuwa watu ukutana tena bada ya makimzuko ya mwesha ya wiku na kuendelea na majukumu yao ya pamoja Kiuchumi, jumanne ni siku ya usalishaji na biashara Kwa ni masoko ofisi na kiwanda uwa katika hali ya kawede ya shunguli, hali inayo changia kusunguka kwa fedha na maendi leo ya kiuchumi. Kielimu, jumanne uwa siku ya kuimarisha ufunzaji kwa kuwa wanafunzi na walimu uwa tayari wa mishazo ya ratipa ya wiki na kwanza kushukulikia mada kwa wakina zaidi. Kitamaduni jumaine uchukuliwa kama siku ya kawaida ya kazi. Jambo linalo onyesha umuhimu wa nidhamu na muendelezo katika maisha ya kijami. Kwa ujumla, jumanne ni siku inayo wakilisha udhabiti na muendelezo ya juhudi katika zafari ya wiki. Kwa upande wangu binafsi, chumaine inanafasi wapeke katika maisha yangu ya kila siku. Mimi uangalia kama siku ya kujiki kusanya na kuwanza kufanya kasi kwa makini zaidi bada ya harakati za jumatatu. Asubuhi ya jumanne. Mimu wamuka nikua na mtasamu wa kupanga upya ratipa yangu na kuangalia machukumu ambayo bado sija ya kamilisha katika masomu au kasi yangu. Jumanne unifanya nijisikie kama nimeanza kuwelewa fisuri kasi ya wiki igwa naweza kupanga maanda wangu kwa ufanisi saidi Pia siku hii unipa na pasi ya kurekebisha makosa mandongo niliofanya muwansonu mawiki kwa kuwa bado ninamuda wa kutosha kabla ya kufika mwisho wa juma Kwa njia hii, jumanne kwangu si siku ya kawaida bali ni hatua ya pili muhimu katika safari ya majukumu yangu ya kila wiki. Inayo niwesesha kuchenga msingi imara wa mafanikio ya siku sinazo fwata. Kutafakari kuhusu jumanne kumeleta mafunzo mengi katika maisha yangu. Nimejifunza kuwa si lazima kila jambo lifanikiwe siku ya kwanza bali kuna damani kubwa katika kuendelea na juhudi hata baada ya mwanzo wa safari changamoto ni nayo kutana nayo wakati mwingine ni uchovu Unaobaki kutoka jumatatu hali inayoweza kumfanya nijisikia Kana kuamba kasi yangu imeshuka mapema Hata hivyo, imegundua kwamba kuwa jumanne hunipa nafasi ya kurejesha gufu kuchipanga upia na kuendelea mbeli, pila kukata tama kwa upanda wahisia, siku hii unipa matumainu napia kwa kuwa unyonesha kuwa, wiki bado hiko katika atua ya konza na bado kuna nafasi ya kufanya mabadiliko chani. Haitha, chumayine unifundisha ni dhamu akuendelea na kuwa inanyanyesha kuwa mefanikio ayaji kwa msukumo wa siku moja bali kwa mwendelezo wa chuhudi ndogo ndogo sigiti sufanika kila siku.

Makubaliano ni hali au hatua ya watu wawili au zaidi kufikia uamuzi wa pamoja baada ya majadiliano maelewano au mashauriano Kimsingi makubaliano hutokana na tafouti za mawazo au masilahi ambapo wahusuka hukubaliana juu ya jambo fulani kwa lengo na kuleta suluhu au mwelekeo wa pamoja Neno hili linaashiria mshikamano wa fikra na ridhaa ya pande zote na hutumika katika mazingira ya kijamii kiuchumi, kisiasa na hata kifamilia kwa ujumla. Makubaliano hutumika katika maisha ya kila siku kama msingi wa mahusiano na ushirikiano kati ya watu. Katika jamii, makubaliano huonekana katika familia inapopanga matumizi, katika shule inapoweka kanuni au katika biashara inapofanya mikatapa. Umuhimu wake unaonekana katika uwezo wake wa kuzuia migogoro na kujenga uelewano. Kwa sababu watu wanapokubaliana hupunguza msuguano na kuimarisha ushirikiano. Hivo makubaliano yana uhusiano wa karibu sana na maisha ya faida ya binadamu. Kwani karibu kila hatua ya maisha huhusisha kufikia makubaliano fulani iwe ili iwe makubaliano ya wazi au ya kimya kimya. Hatari za makubaliano zinaonekana katika nyanja mbalimbali za maisha ya binadamu. Kijamii, makubaliano husaidia kudumisha amani na mshikamano kwa kuwa huwezesha watu kuishi pamoja licha ya kuwa na mitazamo. Tofauti Kiuchumi, makubaliano hujenga msingi wa biashara na ajira kwa sababu mikataba ya kazi mikopo au pia hutegemea makubaliano ya upande husika. Kielimu, makubaliano kati ya walimu wanafunzi na wazazi, huimarisha mazingira ya kujifunza na kuweka mipaka na matarajio yanayoeleweka. Kitamaduni, makubaliano hujitokeza katika mila na desturi zinazokubalika na jamii kwa pamoja. Na hivo kuendeleza utambulisho wa pamoja wa na jamii. Kwa ujumla, makubaliano ni nguzo ya mahusiano ya binadamu. Kwa kuwa huunganisha tofauti za watu na kuzipa mwelekeo mmoja wa pamoja. Kwa upande wangu binafisi, makubaliano yana nafasi kubwa katika maisha yangu ya kila siku. Mimi hukatana na hali nyingi zinazohitaji kufikiria makubaliano ili iwe katika familia na somo au mahusiano yangu na marafiki. Mara nyingi ninapokuwa na mtazamo tofauti na mtu mwingine nalazimika kujifunza kusikiliza kwanza kabla ya kusisitiza mawazo yangu. Katika mafamilia makubaliano hunisaidia kuishi kwa amani kwa sababu tunapokubaliana kuhusu majukumu na mipango. Kila mmoja hujua nafasi yake na wajibu wake. Katika masomu au kazi, makubaliano hunifanya nijifunze kufanya kazi kwa timu, kukubali maoni ya wengine, na wakati mwingine kupunguza, msimamo wangu ili lengo la pamoja lifikiwe. Kupitia uzoefu nimegundua kuwa makubaliano si ishara ya udhaifu, bali ni dalili ya okamavu na uafikra kwa kuwa wanahitaji subira hekima na uwezo wa kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi ya masilahi binafsi. Kutafakari kuhusu makubaliano kumeleta mafunzo mengi katika maisha yangu. Nimejifunza kuwa si kila mara nitapata ninachotaka lakini ninaweza kupata ninavyohitaji ikiwa nitakuwa tayari kujadiliana na wengine kwa heshima. Changamoto ninayokutana nayo wakati mwingine ni pale ninapohisi kuwa msimamo wangu haujasikilizwa vya kutosha. Jambo linaloweza kuleta hisia za kukata tamaa au hasira. Hata hivyo, nimegundua kuwa makubaliano ya kweli hutokana na kusikiliza kwa makini na kuelewa sababu za upande mwingine badala ya kulazimisha mawazo yangu. Kwa upande chane, makubaliano hunifundisha uvumilivu unyenyekevu na uwezo wa kudhibiti hisia zangu. Pia hunisaidia kujenga mahusiano imara kwa sababu watu wanaponiona kwa kuwa niko tayari kuelewana nao, hujenga imani na heshima kati yetu, hivyo makubaliano yamekuwa darasa ya maisha linalonifundisha kuwa amani na mafanikio ya pamoja hujengwa.

Ufanisi ni hali ya kufanya jambo kwa kutumia rasilimali chache iwezekanavyo huku ukipata matokeo bora zaidi. Kimsingi ufanisi hujikita katika uwiano katika kati ya juhudi muda na matokeo yanayopatikana. Mtu au taasisi huchukuliwa kuwa na ufanisi pale anapoweza kufikia malengo yake bila kupoteza nguvu fedha au muda usio wa lazima. Hivo basi, ufanisi si tu kiasi cha kufanya kazi, bali pia ni busara ya kuchagua njia sahihi ya kufikia malengo. Kwa ujumla, ufanisi hutumika katika maisha ya kila siku, katika nyanja mbali mbali kama kazi, masomo na shughuli za familia, katika jamii watu hutathmini, ufanisi kwa sababu huongeza uzalishaji na kupunguza usumbufu unaotokana na mipango isiyo na mpangilio. Mfanyakazi mwenye ufanisi hutimiza majukumu yake kwa wakati. Mwanafunzi mwenye ufanisi husoma kwa mpangilio unaomsaidia kuelewa vizuri na familia yenye. Ufanisi huendesha shughuli zake kwa maelewano na ratiba inayozingatia mahitaji ya kila mmoja. Kwa hivo, ufanisi una uhusiano wa karibu sana na maendeleo ya mtu binafsi na ya jamii kwa ujumla. Hadhari za ufanisi zimeonekana katika nyanja nyingi za maisha ya binadamu kijamii ufanisi huimarisha mshikamano kwa sababu watu wanapofanya kazi zao kwa wakati na kwa ubora migogoro hupungua na maelewano huongezeka kiuchumi ufanisi huongezeka uzalishaji na hupunguza upotefu wa rasilimali. Jambo linalosaidia kukuza uchumi wa mtu binafsi na wa taifa Kielimu, ufanisi huoanekana katika uwezo wa kupanga muda wa kusoma kuelewa masomo kwa undani na kutumia marifa kwa vitendo. Kitamaduni, jamii zinazo dhamini ufanisi hujenga tabia za nidhamu, uwajibikaji na kuheshimu muda. Hali inayochangia katika kuendeleza mila chanya na kuwacha desturi zinazopoteza nguvu kasi. Kwa ujumla, ufanisi ni msingi wa maendeleo endelevu kwa kuwa huunganisha juhudi za watu katika muelekeo mmoja unaolenga matokeo bora. Kwa upande wangu binafsi, ufanisi una nafasi muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Mimi hujitahidi kupanga shughuli zangu mapema ili nisipoteze muda kwa mambo yasio na tija. Katika masomo au kazi yangu, nimejifunza kutengeneza ratiba inayoniwezesha kugawanya muda kati ya majukumu tofauti bila kuchanganyikiwa. Ninapofanya kazi kwa ufanisi nahisi utulivu wa akili kwa sababu najua kuwa ninakaribia malengo yangu hatua kwa hatua. Pia ufanisi hunifanya nijieshimu zaidi. Kwa kuwa kuona matokeo ya juhudi zangu hunipa motisha na kuendelea kujiboresha. Hata katika maisha ya nyumbani ninapopanga vizuri matumizi ya muda. Na rasilimali naweza kupata nafasi ya kupumzika kuzungumza na familia na kutafakari malengo yangu ya badaye. Kuanzia hii ufanisi kwangu si kanuni za kazi kasi tu. Bali ni mtindo wa maisha unao nisaidia kuishi na kwa mpangilio na utulivu. Kutafakari kuhusu ufanisi umeleta mafunzo mengi katika maisha yangu. Nimejifunza kuwa kufanya mambo mengi kwa haraka si sawa na kufanya mengi kwa ufanisi. Kwa sababu wakati mwingine haraka huleta makosa na uchovu wa akili. Changamoto ninayo kutana nayo mara kwa mara ni usumbufu wa mazingira na mvuto wa kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Jambo linaloweza kupunguza ubora wa kazi yangu. Hata hivo, nimegundua kuwa nikijifunza kuweka kipaumbele na kuzingatia zaidi kazi moja kwa wakati matokeo yangu yatakuwa bora zaidi. Kwa upande wa hisia, ufanisi hunipa furaha ya ndani ninapomaliza kazi kwa wakati na kuwa bora. Lakini pia hunifundisha unyenyekevu ninapo shindwa kufikia malengo niliyopanga. Faida kubwa ninayo pata kutokana na ufanisi ni kuongezeka kwa kujiamini. Kwa sababu kila hatua ndogo ya mafanikio, hunifanya niamini zaidi uwezo wangu wa kupanga na kutenda. Aidha ufanisi hunifundisha kuwajibika kwa maamuzi yangu kwani ninapotumia muda vibaya adhari zake hunirudia moja kwa moja.

Kamwe ni kielezi kinachotumika kuonyesha jambo nisilotokea kabisa au nisilopaswa kutokea kwa wakati wowote. Kimsingi, neno hili huashiria msimamo wa kudumu unaokata uwezekano wa tukio fulani kutokea. Iwe ni kwa sasa au baadaye. Inapotumiwa katika sentensi. Kamwe hubeba uzito wa msisitizo. Kwani huonyesha uamuzi wa hali isiyobadilika kwa urahisi. Hivo basi, kamwe ni neno linaloonyesha mipaka ya matendo, mawazo na matarajia ya binadamu. Kwa ujumla, neno kamwe hutumika sana katika mawasiliano ya kila siku ili kuonyesha msimamo mkali au kamili binafsi. Katika jamii, watu husema kamwe sitadanganya, kamwe sitasahau au kamwe sitafanya jambo fulani. Wakikusudia kuonyesha uamuzi dhabiti au maadili wanayoshikilia. Umuhimu wa neno hili unaonekana katika uwezo wake wa kusaidia, kuonekana na kuweka mipaka ya tabia na misimamo. Jambo linalosaidia kudumisha nidhamu na wajibikaji. Kwa hivyo kamwe lina uhusiano wa karibu na maisha ya kila siku kwa kuwa hutumika kueleza ahadi, maamuzi na kanuni zinazomuongoza mtu katika jamii. Hatari za maneno ya neno, kamwe zinatokana katika nyanja mbalimbali za maisha. Kijamii, neno ili hujenga uaminifu pale mtu anaposhikilia msimamo wake na kuonekana kuwa na kauli moja isiyobadalika. Kiuchumi, kauli kama, kamwe sitapoteza fedha kwa matumizi yasiyo ya lazima huonyesha nidhamu ya matumizi na huweza kumsaidia mtu au familia kujiendeleza. Kielimu mwanafunzi anaposema, kamwe sitapuuza masomo yangu, hujijengea dhamira ya bidii na uwajibikaji. Kitamaduni, jamii hutumia kamwe katika kuhifadhi mila na maadili. Kwa mfano pale wanaposema, kamwe hatutakeuka desturi fulani. Jambo linalosaidia kudumisha utambulisho wa pamoja. Kwa jumla, kamwe linaathari pana kwa kuwa huimarisha msimamo wa watu kwa kuunda misingi ya maamuzi ya muda mrefu katika maisha ya kijamii na binafsi. Kwa upande wangu binafsi, neno kamo limekuwa sehemu muhimu ya lugha na mawazo yangu ya kila siku. Mimi hulitumia kujiwekea mipaka katika tabia zangu. Hasa pale ninapotaka kujilinda dhidi ya makosa niliyowahi kuyafanya awali. Kwa mfano, mimi hujiambia kamwe sitapuuza afya yangu kwa kufanya kazi kupita kiasi bila kupumzika. Kwa sababu nimewahi kuhisi hatari ya kuchoka na kukosa nguvu katika mahusiano yangu na ya watu wengine. Neno hili husaidia kuweka msimamo na kuheshimiana kwa kuwa najikumbusha kamwe sitakosea mtu kwa makusudi au kutumia maneno yanayoweza kumuumiza katika masomo au kazi. Mimi hujitahidi kuishi kwa kauli ya kamwe sitakata tamaa hata ninapokutana na changamoto, kwa sababu najua kuwa kuwacha mapema, huninyima nafasi ya kujifunza na kukua. Kwanzia hii, kamwe kwangu ni neno la kawaida tu. Pale ni sauti ya ndani inayonipamba, inayoniambia nisimame imara katika maamuzi yangu na kuheshimu kanuni nilizojichagulia. Kutafakari kuhusu neno kamwe kumeleta mafunzo mengi katika maisha yangu. Nimejifunza kwamba kusema kamwe kunahitaji ujasiri na uwajibikaji, kwa sababu mtu anapolitamka lazima awe tayari kulisimamia kwa vitendo. Changamoto ninayokutana nayo ni pale ninapotamuka kauli ya kamwe katika hali ya hisia kali. Kisha baadaye kugundua kuwa mazingira yamebadilika na kunilazimu kufikiria Hali hii hunifundisha kuwa si kila kauli ya kamwe inapaswa kuwa ya haraka. Bali inahitaji tafakari ya kina kabla ya kuitamka. Hata hivyo, upande chanya wa neno hili ni kwamba kunisaidia kujenga nidhamu na msimamo kwa kuwa hunikumbusha kuwa maisha yanahitaji misingi ya maamuzi yasiyobadilika rahisi.